Ninapofikiria kuhusu kitu kipya ningependa kujifunza. Huwa nahisi msisimko kama mtoto anayefungua zawadi. Kitu cha kwanza kabisa ningependa kujifunza kwa kina zaidi ni lugha mpya. Hasa lugha za kiafrika ambazo zina utajiri mkubwa wa utamaduni na historia. Kujifunza lugha si tu kujua maneno. Bali ni kufungua mlango wa kuelewa. Hasa namna watu wanavyofikiri. Wanavyoishi na wanavyoona dunia. Ningependa kuelewa misemo, methali, na hadithi zinazopitishwa kizazi hadi kizazi. Hiyo inanifanya nihisi kama ninasafiri bila kuondoka mahali nilipo. Pia, ningependa kujifunza ujuzi wa muziki, hasa kupiga ala kama gitaa au kinanda. Muziki una nguvu ya kuunganisha watu bila kujali tofauti zao. Kujifunza kupiga ala kunahitaji umilivu na mazoezi, lakini matokeo yake huwa ya kuridhisha sana. Fikiria tu uwezo wa kuunda wimbo unaoweza kugusa hisia za watu wengine. Hilo ni jambo la kipekee sana. Muziki pia hunisaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kwa hiyo, kujifunza zaidi katika eneo hilo kungekuwa zawadi nzuri kwangu. Zaidi ya hayo, ningependa sana kujifunza zaidi kuhusu teknolojia mpya kama akili bandia, usalama wa mtandao na uundaji wa programu. Dunia ya leo imebadilika haraka na teknolojia ndiyo inayoongoza mabadiliko hayo. Kujifunza mambo haya kunanisaidia kuelewa jinsi dunia inavyokwenda na jinsi ya kutumia teknolojia kwa njia chanya. Ningependa pia kujifunza namna ya kutumia teknolojia kusaidia jamii kama vile kubuni suluhisho za kidijitali kwa changamoto za elimu au afya. Vile vile, ningependa kujifunza sanaa ya kupika vyakula vya tamaduni tofauti. Chakula ni sehemu kubwa ya maisha ya binadamu. Kujifunza mapishi mapya, kunamaanisha kuonja ladha mpya na kuelewa tamaduni za watu wengine. Inaweza kuwa ni mapishi ya Asia, ulaya, au hata vyakula vya jadi, vya sehemu mbalimbali za Afrika. Kupika ni sehemu, kupika ni kama ubunifu, unaochanganya ladha, harufu, na rangi, na matokeo yake huleta furaha mezani. Mwisho, ningependa kujifunza zaidi kuhusu saikolojia ya binadamu. Namna watu wanavyofikiri, wanavyohisi na kwanini wanafanya maamuzi fulani. Uelewa huu husaidia kujenga mahusiano bora na kuwa na huruma kwa wengine. Kujifunza hakumaliziki. Kila siku kuna jambo jipya na kugundua. Na hilo ndilo linalofanya maisha yawe ya kuvutia na yenye maana zaidi.

Ninapokutana na kosa kazini, jambo la kwanza kabisa nafanya ni kukubali kuwa limetokea, kujiaminisha kuwa makosa ni sehemu ya ukuaji, hunisaidia nisijifiche au kulaumu wengine, nakaa chini na kutathmini kilichotokea kwa utulivu bila jazba. Nauliza maswali kama nini hasa kilisababisha kosa hili na je ilikuwa ni kukosa taarifa, muda mdogo au uzembe. Hiu hunisaidia kuelewa chanzo halisi badala ya kushugulikia dalili tu. Baada ya hapo, nachukua hatua ya kurekebisha kosa haraka iwezekanavyo. Ikiwa limeathiri wengine, nawasiliana nao kwa uwazi na kueleza hali ilivo. Uwajibikaji hujenga uaminifu, hata pale unapokosea, watu wengi wanathamini zaidi mtu anayekubali makosa yake na kuonyesha juhudi za kuyarekebisha kuliko anayejifanya mkamilifu. Kisha, najifunza kutokana na kosa hilo. Huwa najiuliza nitafanya nini tofauti wakati ujao. Inaweza kuwa kuboresha mpangilio wa kazi, kuuliza maswali mapema au kuthibitisha taarifa kabla ya kuziwasilisha. Wakati mwingine, huandika mafunzo niliyo yapata ili yasinisahaulike. Hii hunisaidia kugeuza kosa kuwa somo la thamani. Pia, naamini katika kuomba msaada, inapohitajika. Hakuna mtu anayejua kila kitu. Ikiwa kosa limetokana na kutoelewa, jambo fulani, nitatafuta ushauri kwa mwenzangu au msimamizi. Hii si ishara ya udhaifu, bali ni njia ya kukua, kitaaluma. Mwisho, najisamehe, a kujilaumu kupita kiasi hakuleti tija. Muhimu ni kuhakikisha kosa hilo halijirudi mara kwa mara. Kwa mtazamo huo, makosa yanakuwa daraja la maendeleo badala ya kikwazo. Kazini, ukuaji wa kweli hutokana na uwezo wa kukubali, kurekebisha na kuboresha kila siku.

Asante sana kwa swali hili na wakati wa msongo wa kazi unapo ongezeka. Jembo la kwanza ni najaribu kufanya ni kusimama kidogo na kupumua kwa maksudi. Inaweza kuonekana kama kitu kidogo lakini pumzi ndefu, chache, unisaidia kurejesha utulivu na kufikiria kwa uazi. Badala ya kuruhusu mawazo ya changanyike kichwani na jikumbusha kuwa msongo ni sehemu ya kazi na unaweza kuthibitiwa kwa hatua ndogondogo. Baada ya hapo, upanga vipaumbele na angalia majukumu yote nilio nayo na kuyaweka katika mpangilio wa umuhimu na muda. Kazi kubwa naigawanya katika sehemu ndogondogo ili isionekane kama mzigo usio bebeka. Hii hunipaisia ya udhibiti na kunisaidia kuona maendeleo taratibu, kadri ninavyo kamilisha kila hatua. Pia, napenda kuchukua mapumziko mafupi katika kazi. Kutembea kwa dakika chache, kunywa maji au chai, hawa ata kunyosha mwili usaidia kuondoa uchovu wa akili. Mwili na akili vina usiano mkubwa. Ukijali mwili akili nayo hupata nafuu. Wakati mwingine, usikiliza mziki li kupunguza presha na kurejesha umakini. Kama msongo unatokana na wingi wa kazi, hau ukosefu wa muda, uwasiliana na wenzangu au msimamizi wangu. Mawasiliano ya wazi usaidia kupata msaada au kupanga upya ratma. Si kuomba msaada. Kwa kweli, ni ishara ya uwajibikaji na kujitambua. Kushirikiana na wengine hupunguza mzigo na kuimarisha timu. Vile vile najitahidi kueka mipaka kati ya kazi na muda binafsi. Baada ya kazi nafanya shuguli zinazonipa furaha kusoma kuzungumza na marafiku au kufanya mazoezi mepesi. Hi unisaidia kurudi kazini nikiwa na nguvu. Kulala ya vya kutosha pia ni muhimu sana. Singizi mzuri upunguza msongo wa mawazo. Na kuongeza uwezo asaa wa kufikiri, kwa utulivu zaidi ya yote, ubadilisha mtazamo wangu. Badala ya kuona msongo kama adui. Na uona kama ishara kwamba, ninajali kile ninachofanya. Najikumbusha mafanikio, nilio wai kupata na changamoto nilizo wai kushinda. Hilo unipa ujasiri kuwa, hata hali ya sasa nitaiweza. Kwa kufanya hivyo, msongo wa kazi haui tena mzigo mkubwa. Bali unakua kicho chocha kukua na kuwa bora zaidi.

Kipa umbele cha kazi katika mawasiliano ni kuwakikisha ujumbe unafikishwa kwa uwazi. Usahihi na kwa wakati unao hili kufanikisha malengo ya shirika au timu. Mawasiliano siyo tu kuongea au kutuma ujumbe. Bali ni mchakato wa kumbadidisha na taarifa, mawazo na isi ya kwa njia inawelewe kapande zote. Hivyo, kipa umbele cha kwanza huwa ni uwazi wa ujumbe. Ujube unapokuwa wazi na rahisi kueleweka, upunguza mukanganyiko na makosa kazini. Fanyikazi yao kiongozi anapaswa kutumia lugha inayoeleweka. Kuepuka maneno tata yasio lazima na kuwakikisha anayepukea ujumbe, anayelewa kilicho kusundiwa. Kipaumbele cha pili ni usikivu makini. Mwasiliano mazuri siyo kuzungumza tu, bali pia kusikiliza kwa makini, maoni ya wengine, kusikiliza ujenga heshima na kuimarisha usiano kazini. Wafanyikazi wanapohisi wanasikilizwa, uongeza motisha na kujituma zaidi. Haitha, kusikiliza usaidia kutatua migogoro mapema kabla haijamu mkubwa. Kipa umbele kingine ni wazi na uaminifu. Katika mazingira ya kazi, tarifa sahihi zinapo shirikiwa kwa uaminifu ujenga imani katia viongozi na wafanyekazi. Uwazi katika maamuzi, mabadiliko au changamoto huondoa tetesi na hofu zisizo za lazima. Imani inapo kuepo timu ufanya kazi kwa mshikamano zaidi. Pia, mwasiliano inapaswa kuwa ya wakati mwafaka. Kutoa tarifa kwa kuchelewa kunaweza kusababisha hasara au kushuka kwa ufanisi. Mfano, mabadiliko ya ratiba au majukumu yanapaswa kutangazwa mapema, ili kila mtu wa jipange ipasavyo. Mwasiliano ya araka na sahihi uongeza tija na kuokoa muda. Vile vile, heshima ni kipengele muhimu katika mwasiliano ya kazi. Kutumia luga ya staha, kuzingatia utofauti za kitamaduni na kuepuka maneno ya kukera husaidia kudumisha mazingira chanya ya kazi. Mwasiliano yanye heshima ujengo utamaduni wa ushirikiano na kuimarisha mausiano ya kikazi. Kwa ujumla, kipaumbele cha kazi katika mawasiliano ni kuwakikisha kuna uwelewano mzuri, unao chochea ufirikiano, ufanisi na mafanikio ya pamoja. Mwasiliano bora ni msingi wa kazi yenye matukio mazuri, kwani bila mawasiliano sahihi, hata mipango mizuri naweza kushindwa kutekelezo ipasavyo.

Hasante sana kwa swali hilo nzuri, ndiyo, nimewai kununua tikiti za Tukio Mara Kadha. Na kila mara, ni zoefu wa kipeke, kwenye mchanganyiko wa msisi muko na matarajio. Kununua tikiti situ kitendo cha kulipia kuingia kwenye tukio. Bali ni kama kuanza safari ya isia kabla hata siku yenyewe haijafika. Mara nyingi, huwa ni nanunua tikiti za matamasha ya mziki, michezo au matukio ya kijamii kama maonyesho na watsha. Nakumbuka mara ya kwanza kununua tikiti ya tamasha la mziki, nilihisi furaha kumbwa mara tu baada ya kukamilisha malipo. Nilikuwa nikisubiri siku hiyo kwa hamu, nikiesabu siku zilizobaki. Tikiti ile ilikuwa kama hadi ya burudani na kumbukumbu mpya. Siku ya tukio ilipofika, ilifika mapema ili nipate nafasi nzuri. Kuona watu wengina wakiwa na furaha kama yangu kuliongeza hali ya umoja na shauku. Katika zama hizi za teknolojia, kununua tikiti kumekua rahisi zaidi kupitia mtandao. Unaweza kuchagua kiti, kulinganisha bei na hata kulipa kwa simu. Hata hivyo, kuna changamoto zake pia. Wakati mwingine tikiti huisha haraka sana, hasa kwa matukio makubwa, ilo linaweza kuleta msongo kidogo, hasa kama nitukio ambalo umekua ukilisubiri kwa muda mrefu, pia ni muhimu kuwa makini na tovuti halali ili kuepuka udanganyifu. Nimejifunza pia, kununuwa tikiti mapema kuna faida nyingi. Kwanza, mara nyingi bei huwa nafuu kabla azijapanda kadri siku inavyokaribia. Pili, unakuwa na muda wa kupanga ratba ya ako vizuri. Unajua mapema taree na saa ya tukio. Hivyo unaweza kupanga usafiri na maandalizi mengine bila haraka ya muisho. Mbali na burudani, kununua tikiti za watia au semina, uwa ni uwekezaaji katika marifa. Nimalewai kuhuduria tukio la mafunzo, ambalo lili nisaidia kukuza ujuzi fulani muhimu. Katika hali kama hizo, tikiti situ kingilio, bali ni fursa ya kujifunza na kukutana na watu wapia wenye malengo yanaofanana. Kwa ujumla kununua tikiti na za tukio ni uzoefu ninjia ya kujipa mapumziko, kujifunza kitu kipya, hakushirikia vipaji na mafanikio ya wengine. Kila tikiti uleta adidi yake na mara nyingi matukio haya ubaki kuwa kumukumbu za muda murefu maishani.

Asante sana kwa swali hili nzuri, ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali, zinazolenga kuleta mabadiliko chanya na kuimarisha mshikamano miongoni mwa watu. Kwanza, najitahidi kushiriki katika shugli za kijamii kama mikutano ya kijiji au mtaa, ambapo maswala muhimu ya nayo husu maendeleo, usalama na ustawi wa wanajamii hujadiliwa. Ushiriki wangu katika mikutano hii hunipa nafasi ya kutoa maoni kusikiliza wengine na kuchangia mawazo yatakayosaidia kuboresha mazingira yetu. Pia, nina shiriki katika shugli za kujitolea kwa mfano wakati kuna kampeni za usafi wa mazingira, upandaji miti au michango ya kusaidia wahitaji. Mimi hujitokeza kwa ari kushiriki. Naamini kuwa jamii bora hujengwa na watu wanao chukua hatua badala ya kusubiri wengine wafanye kila kitu. Kujitolea kuna nipa furaha kwa sababu najua mchango wangu hata kama ni mdogo una maana kwa mtu mwingine. Vile vile ninahimiza elimu na maendeleo kwa kushirikiana na vijana au watoto katika jamii. Mara kwa mara, ninatoa ushauri kuhamasisha bidii katika masomo, au kushiriki uzoefu unaoweza kuwasaidia kufanya maamuzi mazuri maishani. Vijana wanapopata mwongozo mzuri, hujenga msingi imara wa maisha yao ya badaye na hivyo kuimarisha jamii nzima. Katika nyancha ya kiuchumi ninapowezekana ninaunga mkono biashara ndogo ndogo za wenyeji kwa kununua bidha au huduma zao. Hii huchangia kukuza uchumi wa ndani na kuwapa motisha wafanyi biashara wadogo kuendelea kujituma. Pia kushiriki katika vikundi ya kuweka na kukopa endapo ipo fursa kwa lengo la kusaidiana kifedha na kuimarisha ustawi wa wanachama. Pia, ninazingatia kujenga mahusiano mazuri na majirani. Kuwa na mawasiliano mazuri kuna saidia wakati wa shida na kusherekea pamoja katika hafla mbali mbali kuimarisha mshikamano. Jamii yenye upendo na heshima huwa imara zaidi katika kukabiliana na changamoto. Zaidi ya hayo, ninahakikisha ninaheshimu sheria na kanuni za kijami. Kwani nidhamu binafsi ni mchango muhimu katika maendeleo ya pamoja ninapochukua hatua za kuwajibika kama kulipa ada au michango ya maendeleo kwa wakati na changia katika utekelezaji wa miradi, kijamii, kama ujenzi wa shule au zahanati. Kwa ujumla, ushiriki katika jamii unaongozwa na imani kwamba kila mtu ana jukumu la kuchangia kwa namna fulani. Kupitia kujitolea, ushurikiano, msaada wa kiuchumi na kujenga mahusiano mazuri. Najiona kuwa sehemu ya mabadiliko chanya. Yanayo saidia kuifanya jamii iwe mahali bora kwa kila moja. Asante sana kwa swali hilo.

Hasante sana kwa sali hili nzuri, kila asubuhi ninapo wamuka, kwanza huwa ninapumzika kwa sekunde chache, nikijitambua, kisha wamuka taratibu kufungua dirisha, kupokea upepo safi na mwangaza wajua. Bada ya hapo, ninafanya mazoezi madogo ya mwili kama kufuta pumzi ndefu, kufanya stretching au kutembea kidogo ndani ya nyumba ilikuwamusha misuli na kuongeza mzunguko wa damu. Kisha, huwa naandaa kinywaji cha asubui kama chai au majia ya moto. Huku nikipanga mawazo yangu kuhusu shuguli za siku hiyo. Kama kazi, masomo au mikutano. Mara nyingi, pia utumia dakika chache kusoma habari, ujumbe muhimu au kuandika agenda ya siku ilikuwa na mtazamo wazi. Bada ya hapo, napanga kituo changu, chakazi au mahali pazuri pakusoma, kwa kikisha vifaa vyote vipo tayari na kuanza shugli zangu za kikea kwa makini. Kwa ujumla, asubuhi huanza kwa utulivu, mwili kuamka, akili kujiandaa na kupanga hatua zifuatazo za siku, ili nimalize siku kwa ufanisi na furaha.

Asante sana kwa swali hili nzuri. Ili kuongeza uzalishaji wangu, kwanza kabisa huwa ninaanza kwa kuweka malengo, yalio wazi, na yanayopimika. Najua kwamba, bila malengo, mtu anaweza kufanya kazi nyingi, lakini zisizo na mwelekeo maalum. Hivyo basi, kila ninapoanza siku au wiki mpya, huandika mambo ninayotaka, kukamilisha na kuyaweka katika mpangilio wa kipaumbele. Hii hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuepuka kupoteza nguvu katika mambo yasio ya lazima. Pili, napanga ratiba yangu kwa umakini. Huwa nagawa kazi kulingana na uzito wake na muda unaohitajika kuikamilisha. Kazi ngumu nazifanya mapema asubuhi wakati akili yangu bado iko safi na ina nguvu ya kutosha kufikiri kwa kina. Kazi rahisi au za kawaida nazihamishia muda wa badae. Mpangilio huu hunifanya nimalize kazi nyingi kwa muda mfupi bila kuhisi kuchoka kupita kiasi. Vile vile, najitahidi kuepuka vitu vinavyo nipotezea muda kama matumizi ya simu kupita kiasi, au kuingia mitandaoni bila sababu maalum. Nimejifunza kuwa nidhamu binafsi ni silaha muhimu sana katika kuongeza uzalishaji. Ninapokuwa kazini au nasoma, huweka simu mbali au kuiweka katika hali ya kimya ili nisivurugwe. Hii hunisaidia kuzingatia jambo moja hadi nimalize kabla ya kuhamia lingine. Blali na hilo napenda kujifunza mbinu mpya za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Huwa nasoma vitabu kusikiliza mafunzo au kutazama video za kielimu zinazohusu maendeleo binasi na usimamizi wa muda. Maarifa mapya hunipa mtazamo mpana na hunisaidia kuboresha mbinu zangu za kazi. Kadri ninavyojifunza ndivyo ninavyoweza kufanya kazi kwa ubora na kasi zaidi. Afya yangu pia naizingatia sana kwasababu najua mwili wenye afya huzalisha matokeo bora. Ninajitahidi kupata usingizi wa kutosha, kula chakula chenye virutubisho na kufanya mazoezi mara kwa mara. Mwili na akili vinapokuwa katika hali nzuri, uwezo wangu wa kufikiria na kutatua matatizo huongezeka. Hii huongeza kasi na ubora wa kazi ninazofanya. Zaidi ya hayo, ninathamini ushirikiano na wengine, wakati mwingine maoni au ushauri kutoka kwa watu wengine hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti zaidi. Ninapo pata marejesho huwa na chukua yale mazuri na kuyatumia kujiboresha. Kufanya kazi kwa pamoja pia huongeza motisha na kunifanya nijisikie kuajibika zaidi. Mwisho hujipima mara kwa mara ili kujua kama ninaendelea au la. Huangalia kazi nilizokamilisha na kujitathmini kama nimefika malengo, nilioweka. Kama kuna mapungufu, hutafuta njia ya kurekebisha na kwa kufanya hivyo ninahakikisha kuwa kila siku napiga hatua mbele. Kwa ujumla, nidhamu, mpangilio mzuri hasa wa muda, kujifunza kila mara, kutunza afya na kupokea marejesho ni mambo yanayosaidia kuongeza uzalishaji hasa wangu kiwango kikubwa sana. Asanti sana kwa swali hilo nzuri.

Asanti sana kwa swali hili nzuri. Nikiulizwa kuhusu jinsi ninavyoweka neno siri salama. Huwa najibu kwamba, ninachukulia neno siri kama ufunguo wa maisha yangu ya kidigitali. Sitaki mtu yeyote aweze kuingia kwenye akaunti zangu kirahisi. Ndiyo maana nachukua muda kulifikiria vizuri kabla ya kuliweka. Kwanza kabisa napenda neno siri langu liwe refu si chini ya herufi kumi na mbili. Na amini kadri linavyo kuwa refu, ndivyo linavyo kuwa gumu kukisiwa. Mimi huwa sichagui maneno rahisi kama jina langu, tarehe ya kuzaliwa, au namba ya simu. Hayo ni mambo ambayo mtu anaweza kuyapata kirahisi, hasa kwa sababu watu wengi wananishirikisha kwenye mitandao ya kijami. Badala yake nachanganya herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalum. Kwa mfano naweza kuchukua sentensi ninao ikumbuka kichwani, alafu nichukue herufi za mwanzo na kuchanganya namba fulani muhimu kwangu lakini ambayo si rahisi kutambuliwa na mtu mwingine. Pia, usijaribu kutumia neno siri moja kwa kila kitu. Zamani nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu ilikuwa rahisi kukumbuka, lakini niligundua ni ya hatari. Siku moja niliposikia kuhusu watu walio dhukuliwa akaunti moja tuna huhkupoteza akaunti nyingine zote niliamua kubadilika. Sasa kila akaunti yangu ina neno siri lake la kipekee. Hii inanifanya nijisikie salama zaidi hata kama moja itaadhirika. Vile vile mimi hupenda kubadilisha maneno siri yangu mara kwa mara hasa kwa akaunti muhimu kama barua pepe au benki. Najua kuwa, usalama wa mtandaoni hubadilika kila siku. Hivyo ni bora kuwa hatua moja mbele. Pia, nimewasha uthibitishaji wa hatua mbili kwenye akounti zangu nyingi. Hii na nipa amani ya moyo kwa sababu hata kama mtu atapata neno siri langu, bado atahitaji uthibitisho wa ziada kutoka kwenye simu yangu. Upande wa kuifadhi, siandiki neno siri langu mahali pawazi. Kama ni lalazimika kuliandika nalihifadhi sehemu salama ambao sirahisi mtu mwingine kufikia. Mara nyingi najiitahidi kulikumbuka kichwani kwa sababu naona huu ndiyo njia salama zaidi kwangu. Kwa ujumla, kueka neno siri salama kwangu ni suala la nidhamu na pia uwajibikaji. Najua madhara yanayoweza kutokea kama nikipuuza jambo hili. Hivyo na chukua tahadhari, zote zinazoweza, ninazoeza kontrazi. Naamini kuwa kila mtu wanapaswa kulinda taarifa zake binafsi kwa makini kwa sababu dunia leo imejaa changamoto zakidigitali.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya siku ya kuzaliwa. Na penda sana siku hii kwa sababu inanipa nafasi ya kutafakari, maisha. Hasa maisha yangu kushukuru kwa mwaka ulio pita na kupanga malengo ya mwaka mpya wa maisha. Siku ya kuzaliwa, si tu kuhusu keki na zawadi. Bali ni siku ya kukumbuka dhamani ya uhai na baraka ya kuendelea kuishi. Ninapo fikiria sherehe hii, huwa nahisi furaha ya kipeke kwa sababu inanihusu binafsi na kunikumbusha safari yangu tangu nilipo zaliwa hadi nilipo sasa. Kitu kinacho nivutia zaidi katika sherehe ya siku ya kuzaliwa ni uwepo wa familia na marafiki. Napenda kuona watu wa ninao wajali wakikusanyika pamoja kwa ajili yangu. Hata kama sherehe si kubwa sana, uwepo wao hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kupendwa. Mazungumzo, vicheko na kumbukumbu tunazo shiriki, hunifanya siku hiyo iwe ya kipekee zaidi kuliko sherehe nyingi. Pia napenda mandalizi ya sherehe yenyewe, kuanda mapambo, kuchagua muziki na kupanga chakula, ni mambo yanayo nipa msisimuko zaidi. Ninapenda mziki unaowafanya watu wacheze na kufurahia bila kujali umri wao. Chakula kizuri na keki tamu huongeza ladha ya sherehe. Lakini si vitu hivyo pekee vinavyo fanya siku iwe nzuri. Bali ni hali ya furaha na umoja uliopo. Katika sherehe ya siku ya kuzaliwa napenda kutoa shukrani kwa mungu kwa kunilinda na kuniongoza katika changamoto mbali bali za maisha. Ni muda wa kujitathmini, kujiuliza nimefika wapi na ninaelekea wapi. Hivyo, bali na furaha ya sherehe, kuna upande wa tafakari, unaonifanya ni idhamini zaidi. Zaidi ya hayo, napenda kupokea salamu na ujumbe wa heri kutoka kwa watu, mbali mbali, ujumbe mdogo wa heri unaweza kuleta tabasamu kubwa. Hunifanya nitambue kuwa, nina watu wanao nijali, hata kama hatuongei kila siku. Hii hunipa motisha ya kuendelea kuwa mtu bora zaidi kwa ajili yangu na kwa ajili ya wengine. Kwa ujumla, sherehe ya siku ya kuzaliwa, ndiyo sherehe ninayo ipenda zaidi kwa sababu inachanganya furaha, upendo, shukurani na tafakari. Ni siku ambayo hunikumbusha dhamani ya maisha na umuhimu wa watu walioko karibu nami. Hata kama sherehe ni ndogo au kubwa, cha muhimu ni hisia kusherekea uhai na kuanza mwaka mpya wa maisha kwa matumaini na malengo mapya.

Asante sana kwa sali hili, nikiulizwa kama napenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta. Kwa kweli napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi, si kwamba nachukia kabisa vyakula vya mafuta. Lakini nimegundua kuwa kula mafuta kupita kiasi kunaweza kuadhiri afya yangu na kunifanya nijisikie mzito au mchovu. Ndiyo maana mara nyingi nachagua vyakula viliyo pikwa kwa kiasi kidogo cha mafuta au viliyo chemushwa. Kuokwa au kuchomwa bila mafuta mengi. Kwanza kabisa, ninapenda kujisikia mwepesi baada ya kula. Chakula chenye mafuta mengi wakati mwingine unifanya nijisikie kushiba, kupita kiasi na kukosa nguvu ya kufanya shugli nyingine. Lakini inapo kula chakula kisicho na mafuta mengi mwili wangu uhisi kuwa mwepesi na ninaendelea na kazi zangu bila shida. Hii na nisaidia kuwa na uzalishaji mzuri katika shuguli zangu za kila siku. Pili, ninaamini kuwa afya ni muhimu kuliko ladha ya muda mfupi ingawa chakula vya kukaangwa chipsi kuku wa kukanga au mandazi huwa na ladha tamu. Najua kuwa vikiliwa mara kwa mara vinaweza kuongeza mafuta mulini na kusababisha matatizo ya kiafya kama uzito kupita kiasi au matatizo ya moyo. Kwa hiyo, ninajitahidi kuwa na nidhamu katika uchaguzi wangu wa chakula. Hata hivyo, sipingi kabisa vyakula venye mafuta. Wakati mwingine, hasa katika sherehe au mikusanyiko maalum, hua nakula chakula chenye mafuta kidogo kwa sababu nisaimu ya kufurai ya maisha. Lakini huwa nafanya hivyo kwa kiasi na si kama kawaida ya kila siku. Naamini kuwa usawa ni muhimu. Si vizuri kujinyima kila kitu, lakini pia si vizuri kuupitiliza. Napenda zaidi vyakula vya asili kama mboga za majani, matunda, nafaka na vyakula viliwe opikuwa nyumbani kwa uangalifu zaidi. Chakula cha nyumbani mara nyingi kuwa na udhibiti mdogo wa mafuta na viungo. Hivyo unifanya nijisikie salama zaidi. Pia, unisaidia kuwa na afya bora kwa muda mrefu. Kwa ujumla, chagua langu ni chakula kisicho na mafuta mengi. Kwa sababu kinanifanya nijisikie vizuri, kimwili na kiaafya. Ninaamini kuwa, kula kwa busara ni uwekezaji katika maisha yangu ya baadaye. Hivyo hata kama mara chache naweza kula chakula chenye mafuta. Kwa kawaida nachagua kile kinachinisaidia kuishi maisha yenye afya na nguvu zaidi asante.

Asante sana kwa swali hili nzuri na nikiulizwa ninatumia simu yangu kwa nini, mimi hujibu, kwamba ninaitumia sana kwa mawasiliano na kujifunza. Simu yangu imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na familia, marafiki na watu ninaofanya nao kazi, kwa urahisi na haraka. Kupitia simu naweza kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au kuwasiliana kwa kutumia mitandao ya kijamii. Hii hunifanya nijisikie karibu na watu wangu hata kama wako mbali. Mbali na mwasiliano ninatumia simu yangu kwa ajili ya kujifunza mambo mapya. Kuna taarifa nyingi mtandaoni ambazo zinapatikana kwa urahisi kupitia simu. Naweza kusoma makala, kutazama video za mafunzo au kufuatilia habari za dunia. Hii hunisaidia kupanua maarifa yangu na kuwa na ufahamu mpana wa mambo yanayoendelea. Simu yangu ni kama maktaba ndogo inayobebeka mfukoni. Pia ninatumia simu yangu kwa ajili ya kazi na mipango yangu ya kila siku. Ninatunza kumbukumbu za ratiba, naeka vikumbusho vya mambo muhimu na wakati mwingine hutumia programu mbalimbali kurahisisha kazi zangu. Hii hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri na kuepuka kusahau mambo ya muhimu. Simu imenisaidia kuongeza uwajibikaji na nidhamu katika maisha yangu. Kwa upande wa burudani, simu yangu hunipa nafasi ya kupumzika kidogo. Ninasikiliza muziki naoupenda na wakati mwingine hutazama video au filamu, fupi. Hii hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya shughuli. Hata hivyo, najitahidi kuweka mipaka ili nisitumie muda mwingi kupita kiasi kwenye burudani. Vilevile, ninatumia simu yangu kwa ajili ya huduma za kifedha, kama vile kuhamisha pesa au kufanya malipo. Teknolojia imenifanya mambo haya kuwa rahisi na ya haraka. Badala ya kuenda benki mara kwa mara naweza kukamilisha shughuli nyingi kupitia simu yangu. Hii huokoa muda na nguvu. Kwa ujumla, ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, kujifunza, kazi na burudani kwa kiasi. Naiona kama chombo muhimu, kinachorahisisha maisha yangu, lakini pia najitahidi kuitumia kwa nidhamu. Ili isinipotezee muda. Kwangu simu si tu kifaa cha kupiga simu. Bali ni nyenzo, inayoniunganisha na dunia na kunisaidia kukua binafsi na kitaaluma.

Asante sana kwa sali hili. Napenda sana chakula kitamu. Kwangu mimi, chakula situ kitu cha kushibisha tumbo. Bali ni sehemu ya furaha na burudani katika maisha. Chakula kitamu unifanya nijisikie vizuri na kunipa hamasa ya kufuraiya muda wakula. Hasa ninapokula pamoja na familia au marafiki. Napenda chakula chenye ladha nzuri. Kilicho pikwa kwa ustadi na kilicho wekwa viungo. Kwa uiyano sahihi, si lazima kiuwe chakula cha garama kubwa au cha oteli ya kifahara. Hata chakula cha kawaida cha nyumbani kinaweza kuwa kitamu sana kama kimeandiliwa kwa upendo na umakini. Mara nyingi, napenda latha ya vyakula vyasili ambavyo vina nikumbusha nyumbani na utamaduni wangu. Hata hivyo, ninapo sema napenda chakula kitamu haimanishi kwamba nachagua latha peke bila kujali afia. Ninaamini kuwa chakula kizuri kinapaswa kuwa kitamu na pia kiwe na manufa kwa mwili. Kwa hiyo, napendelea vyakula ambavyo vinaladha nzuri, lakini pia vina virutubisho vina vio itajika na mwili wangu. Kwa mfano, napenda mboga zilizo pikuwa vizuri, wali ya ugali unao ambatana na mboga, na proteini kama maragwe au nyama kwa kiasi. Chakula kitamu pia uongeza hamu ya kula, hasa wakati mtu hana hamu ya chakula, harufu nzuri na mwonekano wakuvutia, vinaweza kumfanya mtu ajisikie tayari kula. Kwa upande wangu, ninapo kutena na chakula kilicho andaliwa vizuri, huwa najiisi kushukuru na kufraia kila kijiko. Latha nzuri, unifanya nitambue juhudi zilizo wekwa katika maandalizi yake. Pia ninaamini kuwa kula chakula kitamu uimarisha uhusiano wa kijamii. Watu wanapo kaa pamoja mezani na kushiriki chakula kizuri, uzungumza, kucheka na huimarisha urafiki. Mara nyingi, kumbukumbu nzuri utengenezwa mezani wakati wakula chakula kitamu. Hivyo, si tu latha inayofanya ni pende chakula, bali pia mazingira na watu ni nao kula nao. Kwa ujumla, na penda chakula kitamu kwa sababu hunipafuraha, nifanye nijisikie vizuri na huniletea kumbukumbu nzuri. Hata hivyo, najaribu kueka usawa kati ya latha na afya hili niweze kufurahia chakula bila kuadhiri ustawi wangu. Kwangu, chakula kitamu ni sehemu muhimu ya maisha, yenye furaha na yenye maana. Asante.

Asante sana kwa swali hili. Mafunzo ya kazi yamenisaidia sana katika kujenga ujuzi na kuongeza uwezo wangu wa kitaalumu. Kupitia mafunzo haya nimejifunza mbinu za kufanya kazi kwa ufanisi kushirikiana na wenzangu vizuri na kutumia teknolojia au zana mbalimbali ambazo sikuwa nazo awali. Kila mafunzo huongeza maarifa mapya, yanayonisaidia kutatua changamoto za kila siku, kazini na kufanya kazi kwa usahihi zaidi. Zaidi ya ujuzi wa kiufundi, mafunzo yamenisaidia pia kukuza tabia nzuri kazini kama nidhamu, ushirikiano, uwajibikaji. Nimejifunza jinsi ya kupanga muda wangu, vizuri, kueka malengo yanayoweza kupimika na kushughulikia shinikizo au changamoto bila kupoteza motisha. Hii imeniwezesha kuwa mfanyikazi bora na kuleta matokeo chanya kwa timu na kampuni mzima. Mafunzo yamenisaidia pia kuongeza ujasiri, wa kuchangia mawazo yangu na kushiriki katika mikutano au maamuzi muhimu. Hapo nimeona jinsi maarifa mapya yanavyonisaidia kutoa suluhisho za haraka na bora na hivyo kuchangia maendeleo ya kazi na timu. Pia amenipa mtazamo mpana zaidi wa sekta au kazi yangu. Jambo linaloongeza ufanisi na ubora wa kazi nazofanya. Kwa ujumla, mafunzo ya kazi yamenifanya niwe na ujuzi, busara na hofu kidogo zaidi ya kukosa katika kazi yangu. Yameongeza thamani yangu binafsi na ya kitaaluma na kunifanya niwe mfanyikazi mwenye weledi na mzuri kazini. Imekua msingi wa ukuaji wangu taaluma na kunipa motisha ya kufanikisha zaidi.

Asante sana kwa swali hili nzuri. Haa ndio, napenda sana asali kwa sababu ni tamu na yenye afya zaidi. Asali situ inatoa lada nzuri, bali pia inavirutubisho vinavyo saidia mwili kuwa na nguvu na kinga. Mara nyingi, huwa naweka asali kwenye chai, matunda, hau ata kula moja kwa moja, kidogo kama wakitafuno. Na penda asali pia kwa sababu ni chakula cha asili, kisicho na kemikali nyingi na kinachopatikana kutoka kwa nyuki bila kuharibiwa. Latha yake ya kipeke unifanya ni jisikie furaha na kuridika bila kila ninapo kila. Kwa upande wa afya, asali usaidia kuimarisha mfumo wa kinga, kutoa nguvu wa haraka na mara nyingine usaidia kupunguza homa au kikohozi kwa njia asili. Haidha, hasali ni raisi kutumia na inaweza kuchanganya na vyakula vingine ili kuongeza ladha. Kwa mfano, kuchanganya hasali na jibini, yoghurt, hau ata mboga, fulani ufanya chakula kuwa kitamu za ini. Pia, napenda kuwa na asali nyumbani kwa sababu inarahisisha maisha, situ kwa ladha, bali pia kama tiba ya haraka kwa matatizo madogo ya afya. Kwa ujumla, asali ni chakula ninachopenda sana kwa sababu nitamu, chenye afya, cha asili na rahisi kutumia. Ni sehemu ya chakula changu cha kila siku na latha yake unifanya nigisikie furaha kuridhika na kuenzi afya yangu kwa wakati mmoja.

Asante sana kwa swali hili zuri. Kinywaji ninachopenda zaidi ni chai. Hasa ya asili ilio pikwa kwa viungo kama tangawizi, mdalasini na karafu. Chai hii situ inatoa ladha bzuri na harufu ya kuvutia. Bali pia hunipa faraja na nguvu wakati wa asubuhi au baada ya chakula cha mchana mara nyingi nakinywa asubuhi mara nyingine mchana na wakati mwingine jioni nikihitaji kupumzika au kuzingatia mambo muhimu ya siku nimejifunza kuhusu chai hii kutoka kwa familia yangu hasa wazazi wangu ambao walinifundisha jinsi ya kupika vizuri na kuipenda kwa ladha yake ya asili. Pia wali nifundisha umuhimu wa kutumia viungo vyenye faida kiafya kama tangawizi inayosaidia mmeng'enyo, wachakula na mdalasini unaoongeza kinga ya mwili. Kupitia mafunzo haya, nimejifunza si tu kunywa chai bali pia kuithamini kama sehemu ya utamaduni na lishe bora. Baada ya kunywa chai, ninahisi nishati inarudi mwilini na akili zenye nguvu za kufikiri kwa utulivu. Hii hufanya niwe na uwezo wa kuzingatia kazi, kazi zangu, masomo, au mipango ya siku bila uchovu mkubwa. Chai pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie faraja kimwili na kihisia. Hivyo kwa ujumla, chai ni kinywaji kinacho penda ninachopenda, zaidi kwa ladha, faida za kiafya, na utulivu unonipatia baada ya kunywa.

Asante sana kwa swali hili. Somo nililopenda sana nilipokuwa shuleni ni hisabati. Upendo wangu kwa hisabati ulianza nikiwa katika darasa la chini. Pale nilipogundua kuwa maswali yake ya likuwa na majibu ya moja kwa moja na mantiki iliyo kuwa wazi. Tofauti na masomo mengine ambayo mara nyingine yalihitaji kukariri, taarifa nyingi. Hisabati ilinifundisha kufikiri, kuchambua tatizo na kufuata hatua kwa hatua hadi kupata jibu sahihi. Hili lilinifanya nijiskie fahari kila nilipopata suluhisho langu mwenyewe. Kwanza kabisa, nilivutiwa na hisabati kwa sababu ilinipa changamoto nzuri kwa akili. Kila swali lilikua kama fumbo, lililo nisubiri kulitatua. Nilifurahia sana wakati mwalimu alipo toa kazi ngumu darasani au nyumbani kwa sababu nilijua nitapata nafasi ya kujifunza kitu kipya. Hisabati ilinifundisha uvumilivu kwa kuwa si kila swali ilikuwa rahisi. Kulikuwa na nyakati nilikosea mara kadhaa lakini kupitia makosa hayo nilijifunza mbinu bora zaidi za kutatua matatizo. Pili, hisabati ili nisaidia kuwa na nidamu na mpangilio mzuri wa mawazo. Ili kupata jibu sahihi nililazimika kufuata kanuni na hatua maalumu. Hili lilinifundisha umuhimu wa kuwa makini kusoma swali vizuri na kuto kuruka hatua. Tabia hii ili nisaidia hata katika masomo mengine kama sayansi na jiografia. Ambapo nilihitaji kupanga mawazo yangu kabla ya kujibu maswali kwa njia hii, hisabati haiku nifundisha tu namba bali ilinilea kifikra kwa sababu nyingine ilio nifanya nipende isabati ni uhusiano wake na maisha ya kila siku niliona wazi kuwa maarifa ya hisabati ya likuwa muhimu katika shughuli za kawaida kama kununua bidhaa sokoni, kupanga bajeti au hata kupima muda na umbali. Nilipo elewa kuwa hisabati ni somo la darasani tu, bali ni sehemu ya maisha halisi, nilizidi kulipenda. Kila nilipo tumia hisabati nje ya darasa, nilihisi kama ninatumia kile nilicho jifunza kwa manufaa yangu binafsi. Mwalimu wangu wa hisabati pia alikuwa mchango mkubwa katika kunifanya nipende somo hili. Alikuwa na uwezo wa kueleza mada ngumu kwa lugha rahisi na mifano inayoeleweka hakutuogopesha wanafunzi kwa makosa. Bali alituhimiza kuuliza maswali na kujifunza kutokana na makosa hayo. Mtazamu wake chanya ulifanya darasa la hisabati liwe mahali pa kujifunza kwa furaha badala ya hofu. Hii ilinipa ujasiri wa kushiriki kikamilifu darasani. Zaidi ya hayo, mafanikio nilio ya pata katika mitihani ya hisabati ya liongeza hamasa yangu. Kila nilipopata alama nzuri nilijiskia kuthaminiwa na kujiamini zaidi. Mafanikio hayo ya linifanya niamini kuwa kwa bidii na mazoezi, ninaweza kufanikiwa katika chochote. Hisabati ilinifundisha kuwa juhudi huzaa matunda na somo hili likawa chanzo cha motisha yangu katika masomo mengine pia. Kwa ujumla, hisabati ni somo nililo lipenda sana shuleni kwa sababu nyingi. Ilinipa changamoto, ilinifundisha kufikiri kwa kina, ilinilea nidhamu na ilinisaidia katika maisha ya kila siku. Kupitia hisabati, nilijifunza kuwa mafanikio yanahitaji uvumilivu, bidii na kujiamini. Hata baada ya kumaliza shule, mafunzo niliyoyapata kupitia somo hili ya naendelea kunisaidia katika maamuzi na changamoto za maisha.

Asante sana kwa swali hili na programu ninazo tumia mara nyingi ni zile zinazo nisaidia katika mawasiliano, kujifunza, kazi na burudani. Katika dunia ya sasa ya ki digitali, programu zimekua sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na kila moja inamchango wake kulingana na mahitaji yangu. Kupitia programu hizi, ninaweza kuwasiliana na watu kwa urahisi, kupata taarifa, kupanga shughli zangu na pia kujiburudisha baada ya kazi au masomo. Kwanza kabisa, programu ninazo tumia sana ni whatsApp. Hii ni programu muhimu kwangu kwa sababu inaniwezesha kuwasiliana kwa haraka na familia, marafiki na wenzangu wa kazi. Kupitia WhatsApp ninaweza kutuma ujumbe wa maandishi, picha, sauti na hata kufanya simu ya sauti au video gharama kubwa. Pia hutumia vikundi vya WhatsApp kwa ajili ya mijadala, ya kazi, taarifa ya kifamilia na maswala ya kielimu. Urahisi na kasi ya programu hii ndiyo sababu kuitumia mara kwa mara. Programu nyingine ninayotumia sana ni Facebook. Kupitia Facebook, ninaweza kuungana na watu wengi, kufuatilia habari na kushiriki mawazo yangu. Ninapenda kutumia Facebook kusoma taarifa mbalimbali, hasa zinazo husiana na jamii, elimu na matukio ya sasa. Pia, hunisaidia kukaa karibu na marafiki wa zamani ambao hatuwasiliani mara kwa mara kwa njia nyingine. Hata hivyo, hujitahidi kuitumia kwa kiasi ili isichukue muda mwingi usio walazima. YouTube pia ni programu nyingine ni nayotumia haa mara nyingi sana. Hii ni kwa sababu YouTube ina nipafursa ya kujifunza mambo mapya kupitia video. Ninatazama vipindi vya kielimu, mafunzo ya kitaaluma, vipindi vya motisha, na pia burudani kama muziki na filamu fupi. Youtube imenisaidia kuongeza maarifa yangu katika maeneo mbalimbali, kwa kuwa mara nyingi hupata maaelezeo maelezo kwanjia rahisi na ya kuvutia zaidi, kuliko kusema maandishi pekee, katika maswala ya kazi na kupanga shughuli kutumia Google Chrome na programu nyingine za Google kama Gmail na Google Drive. Kupitia Chrome, ninaweza kutafuta taarifa mbalimbali mtandaoni, kufanya utafiti na kusoma makala muhimu. Gmail hunisaidia kupokea na kutuma barua pepe, rasmi, hasa zinazo husiana na kazi au masomo. Google Drive hunirahisishia kuhifadhi nyaraka zangu na kuzipata wakati wowote bila hofu ya kupoteza taarifa muhimu. Kwa upande wa burudani na muziki, hutumia programu kama Spotify, au boomplay. Programu hizi hunipa na fasi ya kusikiliza muziki ninaoupenda wakati wa mapu mziko au ninapo kuwa nikifanya shuguli nyepezi. Muziki hunisaidia kupumzika akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ari ya kufanya kazi. Mara nyingi, huchagua muziki kulingana na hali yangu ya kihisia, hau aina ya kazi ni nayo ifanya. Programu za kifedha pia ni muhimu sana kwangu. Hutumia programu za malipo ya simu kama mpesa, kwa ajili ya kutuma na kupokea pesa, kulipa bili na kununua bidhaa. Programu hizi zimerahisisha sana maisha kwa sababu sihitaji kubeba pesa taslimu mara nyingi. Zaidi ya hilo, zina nisaidia kufuatilia matumizi yangu na kupanga bajeti vizuri. Kwa ujumla, programu ninazo tumia mara nyingi ni zina mchango mkubwa katika kuboresha maisha yangu ya kila siku. Kila programu inanafasi yake kulingana na matumizi yake maalum. Kupitia programu za mawasiliano, kazi, kujifunza na burudani, ninaweza kuishi maisha ya lio rahisi, yenye mpangilio na yenye tija.

Asante sana kwa swali hili na michezo ninaoipenda kutazama nisehemu muhimu ya maisha yangu ya burudani na pia chanzo cha wa msukumo na furaha. Kutazama michezo unipa na fasi ya kupumzika, kufurahia, ushindani wa haki na kujifunza maadili kama nithamu, uvumilivu na kazi ya pamoja. Ingao siwezi kushiriki kikamilifu katika michezo yote ninaoitazama. Bado ninapata raa kubwa kwa kuwa shabiki na mfuatiliaji wa karibu. Mchezo ninahupenda zaidi kutazama ni mpira wa migu. Mpira wa migu ni mchezo unahovutia kwa sababu ni raisi kueleweka lakini una kina kikubwa cha mbinu na mikakati. Ninahupenda kwa sababu unaunganisha watu warika, tamaduni na mataifa tofauti. Dakika tisini za mpira wa migu zinaweza kubeba isiya zote, furaha, uzuni, matumaini, na mshangao. Apia napenda kuona jinsi timu zinavyo shirikiana, jinsi wachezaji wanavyo pambana, hadi dakika ya mwisho, na jinsi kocha navyo badilisha mbinu kulingana na hali ya mchezo. Mbali na mpira wa migu, napenda pia kutazama riadha, hasa mbio za kasi na mbio ndefu. Riadha univutia kwa sababu inaonyesha uwezo waju wa mwanadamu na nidhamu kali ya mazoezi. Unapoona mwanariadha akivunja rekodi au kushinda bada ya kujitolea kwa muda mrefu, unahisi msukumo mkubwa. Riadha inanifundisha kuwa mafanikiwo hayaji kwa bahati, bali kwa juhudi, subira na kujituma bila kuchoka. Michezo mingine ninaofurahia kutazama ni mpira wa kikapu. Huni mchezo wa kasi, unaowitaji umakini wa hali ya juu na maamuzi ya haraka. Ninaupenda kwa sababu kila sekunde inamuhimu na mchezo unaweza kubalilika gafla. Usirikiano wa mchezaaji, mipango ya haraka na mbinu za kushambulia na kujilinda, unifanya nisimame macho muda wote wa mchezo. Pia, napenda kuona vipaji binafsi, vikichangia mafanikio ya timu nzima. Ninakumbuka michezo kadhaa ya kushangaza, niliyowahi kutazama, hasa mechi za mpira wa miguu zilizokuwa na matokeo yasiyotarajiwa. Kuna mechi ambazo timu ilikuwa nyuma kwa mabao mengi lakini ikaweza kusawazisha au hata kushinda dakika za mwisho. Michezo ya aina hii huniacha nikiwa na mshangao na furaha kubwa. Hunikumbusha kuwa katika michezo kama ilivyo maishani matumaini hayafai kupotea hadi mwisho. Kuhusu mahali ninapopenda kutazama michezo. Mara nyingi napenda kuitazama nyumbani kupitia runinga. Nyumbani ninapata utulivu, ninaweza kufuatilia maelezo ya wachambuzi na kushirikiana na familia au marafiki kutoa maoni. Wakati mwingine, napenda kutazama michezo kwenye maeneo wazi, kama vile vibanda vya michezo au kwa rafiki. Hasa pale kunapokuwa na mechi kubwa. Kutazama michezo pamoja na watu, wengine huongeza ladha ya ushindani na furaha kwa sababu hisia zinashirikiwa kwa pamoja, wakati ninapotazama michezo nahisi hisia kwa wakati mmoja. Kuna furaha timu ninayoishabikia inapofunga au kushinda na pia huzuni inapopoteza. Wakati mwingine nahisi msisimuko mkubwa, moyo ukipiga kwa kasi, hasa katika dakika za mwisho za mchezo mkali. Pia, nahisi motisha kwa sababu michezo hunikumbusha umuhimu wa kujituma, na kutokata tamaa na kuamini uwezo wako. Kwa ujumla, michezo ninayoipenda kutazama ni mpira wa miguu, riadha na mpira wa kikapu. Inanipa zaidi ya burudani.

Nashukuru sana kwa swali hili. Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Na kwa kweli, kofia ni moja ya vitu vya mavazi. Ninavyo upenda sana. Upendo wangu kwa kofia unatokana na sababu mbali mbali. Zinazo usiana na mtindo, faraja, ulinzi, wakiafya na hata isia za kijami. Kofia ni pambo tu la kichwani. Bali ni vazi lenye maana na matumizi mengi katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, napenda kuvaa kofia kwa sababu linaongeza mvuto na mtindo wa mtu. Kofia inaweza kumbandilisha kabisa mwonekano wa mtu hata kama amevaa mavazi ya kawaida kwa mfano mtu akiwa amevaa fulana na suruali ya kawaida akiongeza kofia nzuri anaweza kuonekana nadhifu na mwenye mvuto zaidi. Kuna aina nyingi za kofia kama kofia za michezo, kofia za pamba, kofia za majira ya baridi na kofia za mitindo ya kisasa. Aina hizi unipa uhuru wa kuchagua kofia, kulingana na mavazi, nilio yachagua au tukio linalo uduria. Sababu nyingine inao nifanya nipende kuvaa kofia ni ulinzi didi ya hali ya hewa. Wakati wajua kali, kofia unisaidia kulinda kichwa na uso dhidi ya miyale mikali ya jua. Hii ni muhimu sana kiafya kwa sababu jua kali linaweza kusababisha maumivu ya kichwa au matatizo ya ngozi. Hivyo hivyo wakati wa jua au baridi kofia unisaidia kuifadhi joto la mwili na kunikinga dhidi ya baridi kali. Kwa njia hii, kofia sii pambo tu bali pia ni kifaa muhimu cha kujilinda. Pili napenda kuvaa kofia kwa sababu hunipa kujiamini. Kuna nyakati muhimu mtu anaweza kujisikia hana mpangilio mzuri, wanywele au hana muda kujitayarisha vizuri. Katika hali kama hizo, kuvaa kofia unisaidia kujistiri na bado kujisikia nipo sawa mbele ya watu. Kofia unifanya nijisikia huru na mwenye wakika zaidi. Ninapokuwa katika hadara au nikikutana na watu wapya isia hii ya kujiamini ni muhimu sana katika maisha ya kila siku. Zaidi ya hayo, kofia zinaweza kuwa njia kujeleza. Haina ya kofia unayovaa inaweza kuonyesha utu wako, ladha yako ya mitindo, hawa tamambo unayopenda kama michezo au mziki. Kwa mfano, kufaa kofia ya timu fulani ya mpira wa miguu, kunaweza kuonyesha wazi kuwa wewe nishabiki wa timu hiyo. Hii unisaidia kuhungana na watu nye maslahi yanayofanana na yangu na kuanzisha mazungumzo kwa urahisi. Napenda pia kuvaa kofia kwa sababu ni raisi kubeba na kutumia. Kofia haitaji maandalizi mengi. Ni raisi kuivaa na kuivua. Na inaweza kubeba kwa uraisi. Unapohama kutoka sehemu moja hadi nyingine hii inanisaidia nione kama vazi la vitendo sana. Hasa katika shuguli za kila siku kama matembezi, safari au shuguli za nje hata hivyo, napenda kuvaa kofia kwa kiasi na kwa kuzingatia mazingira. Si kila mahali panapofaa kuvaa kofia. Asa katika maeneo rasmi kama mikutano muhimu au sehemu zaibada. Ambapo kuvaa kofia kunaweza kuonekana kama kutokuheshimu kwa hivyo, ninaakikisha ninavaa kofia katika mazingira anayo faa na kwa heshima inayo stahili. Kwa ujumla, napenda kuvaa kofia kwa sababu nyingi. Uongeza mtindo na mvuto, unilinda dhidi ya hali ya hewa, unipa kujiamini na unisaidia kujieleza. Kofia nisehemu muhimu ya mavazi yangu na imekua rafiki yangu wakaribu katika nyakati mbali mbali.

Asante sana kwa swali hili nzuri. Kazini, kushugulikia udhaifu wangu ni jambo nalolichukulia kwa uzito mkubwa kwa sababu lina mchango muhimu katika maendeleo yangu binafsi na ya kitaaluma. Ninaamini akuna mfanyikazi mkamilifu. Kila mtu ananguvu na udhaifu wake, kilicho muhimu zaidi si kuwa bila udhaifu. Bali ni jinsi unavyo tambua kuupokea na kuchukua hatua za kuboresha ili usiadhiri utendaji wa kazi na mahusiano kazini hatua ya kwanza ninayochukua ni kujijua na kujitadhmini kwa uaminifu. Ninajitahidi kujiangalia mwenye mara kwa mara na kujiuliza maswali kama. Ni maneno gani ninayofanya vizuri na ni wapi ninaitaji kuboresha kwa mfano. Kama ninagundua kuwa nina udhaifu katika usimamizi wa muda au kuwasiliana hadharani. Si ufichi udhaifu huo moyoni. Kujikubali unisaidia kuanza safari ya kubadilika, palele ya kujitetea au kujilaumu kupita kiasi. Pili, hukubali maoni na ushauri kutoka kwa wengine. Kazini maoni ya wasimamizi wenzangu hau ata wateja ni kioo kinachonionesha maeneo ninayo itaji kuboresha. Baada ya kuchukulia mahoni kama mashambulizi, binafsi nayachukulia kama fulsa ya kujifunza. Ninapo pokea marejesho hujaribu kusikiliza kwa makini, kuuliza maswali ya ufafanuzi na kueka mpango wa vitendo wakuboresha pale inapo bidi. Njia nyingine ninayo tumia kushugulikia udhaifu wangu ni kujifunza na kujiongezea ujuzi. Kama udhaifu wangu unausiana na maarifa au study fulani, hutafuta mafunzo, warsha, au kusoma vitabu na makala usika kwa mfano. Kama ninahisi sina ujuzi wa kutosha katika matumizi ya teknolojia fulani kazini, nitajitahidi kujifunza kupitia mafunzo ya mtandaoni hau kuomba msaada kutoka kwa mfanyikazi mwenye uzoefu zaidi. Kujifunza, endelevu unisaidia kupunguza udhaifu na kuongeza ufanisi kazini. Pia huweka malengo madogo na ya hatua kwa hatua. Badale ya kujaribu kubadilika mara moja katika kila kitu, uchagua eneo moja la udhaifu na kulifanyia kazi polepole. Kwa mfano, kama nina udhaifu wa kuchelewa kukamilisha kazi, nitaanza kwa kupanga ratiba ndogo, kueka vipaumbele na kutumia zana za kukumbusha muda. Kadi ni navio fikia malengo madogo, divyo ni navyo jenga nidhamu na kujiamini zaidi. Katika kushugulikia udhaifu wangu, ushirikiano na mawasiliano mazuri ni muhimu sana. Kama udhaifu wangu unaweza kuadhiri timu, huwa wazi na wenzangu au msimamizi wangu kwa eshima. Kwa mfano, kama ninaitaji muda zaidi na kujifunza jukumu jipya, huwasiliana mapema ili kupanga kazi kwa pamoja. Uwazi huu husaidia kuondoa migongano, kujenga uaminifu na kuwakikisha kazi inaendelea kwa ufanisi. Vile vile hudhibiti hisia na msongo wa mawazo unao weza kusababishwa na udhaifu. Wakati mwingine, kushindwa au kukwasolewa kunaweza kuadhiri hali ya kisaikolojia. Katika nyakati hizo, ujitahidi kubaki mtulivu, kujikumbusha kuwa makosa niseemu ya kujifunza na kutafta mbinu za kujitunza kama kupumzika, kufanya mazoezi au kuzungumza na mtu ninae mwamini. Hafya ya kiakili ni muhimu katika safari ya kujiboresha. Mwisho, ninaamini kujipongeza kwa maendeleo nilio fikia hata kama ni madogo. Ninapo tambua kuwa nimepiga hatua katika eneo fulani la udhaifu. Ujipa moyo na kwendelea mbele. Hi unisaidia kudumisha motisha na mtazamo chanya kazini. Asante.

Asante sana kwa swali hili. Rangi ni nayo ipenda zaidi kwa ukuta, wachumba ni rangi ya bluu laini. Hasa ile inayo karibia rangi ya anga, la asubuhi au bahari tulivu. Napendelea rangi hii kwa sababu inasifa nyingi zinazo changia utulivu wa akili, mwonekano mzuri wachumba na hali ya kustarehesha kwa ujumla. Chumba ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwani ndicho mahali pa kupumzika, kutafakari, kusoma, au ata kupanga mambo ya maisha. Kwa sababu hiyo, rangi ya ukuta wa chumba inamchango mkubwa katika kuadhiri hisia na hali ya mtu. Kwanza kabisa, bluu ni rangi inayo julikana kwa kuleta utulivu na amani ya moyo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, mtu anapofika chumbani anahitaji mazingira yanayo punguza mawazo na msongo wa mawazo. Rangi ya bluu husaidia kupunguza hasira, wasiwasi na uchovu wa akili. Inafanya chumba kihisi kama mahali salama, tulivu, ambapo mtu anaweza kupumua kwa uhuru na kujisikia huru kifikra. Ndio maana rangi hii inapendekezwa sana kwa vyumba vya kulala. Pili, bluu laini husaidia kuboresha usingizi. Tafiti nyingi zinaonyesha kuwa rangi tulivu kama bluu huchangia usingizi mzuri kwa sababu haichochei sana akili kama rangi kali vile nyekundu au machungwa. Kwa kuwa usingizi ni sehemu muhimu ya afya ya mwili na akili, kuchagua rangi inayo saidia kupumzika ni jambo la busara. Chumba chenye rangi ya bluu huleta hisia ya baridi na utulivu inayo ufanya mwili uwe tayari kupumzika. Tatu, rangi ya bluu ni rahisi kuchanganya na rangi nyingine. Inaweza kuendana vizuri na rangi nyeupe, kijivu, kahawia ya mbao, au hata rangi ya krimu. Hii inarahisisha upangaji wa samani, mapazia, mashuka na mapambo mengine ya chumba. Kwa mfano, ukuta wa bluu, ukiunganishwa na samani za mbao. Huleta muonekano wa kisasa, lakini wenye joto la kuvutia. Hivyo chumba hakionekani kuwa baridi kupita kiasi, bali kinakua uwiyano mzuri. Nne, bluu hutoa hisi ya nafasi na upana. Kwa vyumba vidogo, rangi hii hufanya chumba kionekane kikubwa, hasa zaidi na chenye hewa ya kutosha. Rangi nyepesi za bluu, huwakisi mwanga vizuri, hasa mwanga wa asili, jambo linalofanya chumba kionekane angavu na chenye uhai. Hi ni faida kubwa kwa watu wanao ishi kwenye nyumba au vyumba vyenye nafasi ndogo aidha, napenda bluu kwa sababu ina maana ya kisaikolojia na kimaisha. Rangi hii mara nyingi huhusishwa na uaminifu, utulivu na hekima. Kuishi katika mazingira yenye rangi inayowakilisha sifa hizi. Hunifanya nijisikie mwenye matumaina, mtulivu na mwenye mwelekeo mzuri wa maisha. Inanisaidia pia kuzingatia malengo yangu bila msongo mwingi wa mawazo hata hivyo, si kwamba rangi nyingine si nzuri. Rangi kama kijani, krimu au kijivu pia, zinamvuto wake. Lakini kwa upande wangu, bluu laini ina uwiano mzuri. Zaidi kati ya uzuri, utulivu na matumizi ya kila siku. Inaweza kufaa kwa watu, warika, tofauti na kwa matumizi mbalimbali ya chumba. Iwe ni kulala, kusoma au kupumzika tu. Kwa hitimisho, rangi ninayo ipenda kwa ukuta wa chumba ni bluu laini kwa sababu inaleta utulivu wa akili, inaboresha usingizi, inaendana na mapambo mengi, na hufanya chumba kionekani na kizuri na chenye nafasi.

Asante sana kwa swali hili. Ndiyo, ninapiga kura. Na ninaamini kupiga kura ni moja ya haki na wajibu muhimu zaidi wa raia katika jamii ya kidemokrasia. Kupiga kura si tendo la kawaida tu, la kueka alama kwenye karatasi. Bali ni njia ya mtu kushiriki moja kwa moja katika maamuzi yanayoadhiri maisha yake. Familia yake na taifa kwa ujumla. Kupitia kura, raia hupata nafasi ya kuchagua viongozi, wanao waamini na sera wanazo hisi zitawaletea maendeleo na haki. Kwanza kabisa, napigia kura kwa sababu ninaamini sauti ya raia inadhamani. Kila kura ni sauti inayosema maoni ya mtu kuhusu mwelekeo, anaotaka nchi ichukue. Watu wengi hudhani kura moja haina maana, lakini ukweli ni kwamba mabadiliko makubwa huanza na hatua ndogo. Historia inaonyesha kuwa matokeo ya uchaguzi, mara nyingi huamuliwa kwa tofauti ndogo sana za kura. Hii inanifanya niamini kuwa hata kura yangu moja inaweza kuchangia matokeo makubwa. Pili, kupiga kura ni njia ya kuajibisha viongozi. Ninapo shiriki katika uchaguzi, ninatuma ujumbe kwa viongozi kwamba ninajali utendaji wao. Kiongozi anayejua kuwa wanainchi wanashiriki kikamilifu katika kura huwa makini zaidi katika kutimiza ahadi zake. Kwa sababu anajua anaweza kuondolewa madarakani iwapo atashindwa. Kwa hiyo, kura si tu kuchagua, bali pia ni chombo cha kusimamia uwajibikaji na uwadilifu katika uongozi. Sababu nyingine inayofanya nipige kura ni heshima kwa historia na mapambano ya waliotangulia. Watu wengi walipigania haki ya kupiga kura, wengine walifungwa, waliumia na wengine walipoteza maisha yao. Kukataa kupiga kura ni kama kupuuza sadaka na juhudi zao. Ninapopiga kura nahisi ninaheshimu historia hiyo na kulinda haki walio pigania kwa gharama kubwa. Pia, napiga kura kwa ajili ya mustakabali wa kizazi kijacho. Maamuzi yanayofanywa leo yanaadhiri kesho ya watoto na vijana. Vyongozi wanao chaguliwa leo wanaamua kuhusu elimu, ajira, afya, mazingira na uchumi. Kwa kupiga kura, nachangia kuchagua mwelekeo ambao ninaamini kutowanufaisha vijana na vizazi vijavyo. Hii inanipa hisia ya uwajibikaji wa jamii, kijamii na kizalendo. Hata hivyo, napiga kura kwa kufuata misingi ya uelewa na si mihemeko. Kabla ya kupiga kura, ninajitahidi kufuatilia sera za wagombea, historia zao na maono yao kwa taifa. Ninaamini kura ya maana ni ile inayotokana na utafiti na tafakari si propaganda au ushawishi wa muda mfupi elimu ya mpiga kura ni muhimu ili kuhakikisha uchaguzi unaleta viongozi bora. Aitha kupiga kura hunipa hisia ya kuwa sehemu ya jamii. Siku ya uchaguzi, watu kutoka matabaka na mitazamo tofauti, hukutana kwa lengo moja, kuamua hatma ya pamoja, hii huimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa, ingawa tunaweza kuwa na tofauti za maoni. Kura hutupatia njia ya amani ya kushugulikia tofauti hizo. Kwa ujumla, napiga kura kwa sababu ni naamini katika demokrasia, uwajibikaji na mustakabali bora. Kupiga kura ni haki, ni wajibu na ni sauti yangu kama raia. Ingawa changamoto katika mifumo ya uchaguzi zinaweza kuepo suluhisho lake si kukaa kando bali kushiriki kikamilifu na kudai uwazi na haki. Kwa kufanya hivyo, ninaamini tunaweza kujenga jamii yenye haki, maendeleo na heshima kwa wote.

Asante sana kwa swali hili kiongozi mzuri ni mtu anayewaongoza wengine kwa hekima uadilifu na maono yanayolenga manufaa ya wote. Uongozi bora haupimwi kwa cheo, au mamlaka alio nayo, mtu bali kwa tabia, maamuzi, na namna anavyohudumia wale anaowaongoza. Kuna sifa nyingi zinazomtofautisha kiongozi mzuri na kiongozi dhaifu lakini zipo sifa muhimu ambazo ni msingi wa uongozi wa kweli na endelevu. Kwanza kabisa, uadilifu ni sifa ya msingi kwa kiongozi mzuri. Kiongozi mwenye uadilifu huwa mwaminifu, mkweli na mwenye kusimamia haki bila upendeleo. Hausiki na rushwa, udanganyifu au hata matumizi mabaya madaraka. Uadilifu humfanya kiongozi aheshimiwe na kuaminiwa na watu anaowaongoza. Bila uadilifu, hata kama kiongozi ana elimu au uzoefu mkubwa, uongozi wake hauwezi kuwa na manufaa ya kudumu. Pili, uwajibikaji ni sifa muhimu sana. Kiongozi mzuri hukubali kuwajibika kwa maamuzi na matendo yake. Anapokosea, anakiri makosa na kuchukua hatua za kurekebisha badala ya kulaumu wengine. Uwajibikaji hujenga imani kati ya kiongozi na wafuwasi wake. Kwa sababu watu huona kuwa kiongozi wao yuko tayari kusimama mbele na kubeba jukumu la uongozi wake. Sifa nyingine muhimu ni uwezo wa kusikiliza. Kiongozi mzuri si yule anayezungumuza pekee, bali ni yule anayewasikiliza wengine kwa makini. Kusikiliza maoni, changamoto na mapendekezo ya watu husaidia kiongozi kufanya maamuzi bora na jumuishi. Watu wanapohisi wanasikilizwa, hujihisi kuthaminiwa na kuwa tayari kushirikiana katika kutekeleza maamuzi. Aidha, maono ni sifa muhimu kwa kiongozi mzuri. Kiongozi lazima awe na mwelekeo na malengo ya wazi kuhusu anapotaka kuongoza watu wake. Maono humpa kiongozi uwezo wa kupanga kwa ajili ya siku zijazo na kuhamasisha wengine kushiriki katika safari ya maendeleo. Bila maono, uongozi huwa wa kubahatisha na hukosa mwelekeo wa muda mrefu. Hekima na busara pia ni sifa muhimu. Kiongozi hukutana na changamoto nyingi zinazohitaji maamuzi magumu hekima humsaidia kiongozi kuchambua hali kutathmini athari za maamuzi na kuchagua njia bora kwa manufaa ya wengi. Kiongozi mwenye busara, hachukui maamuzi kwa hasira au mihemeko, mihemko, kuniradhi bali kwa kufikiria kwa kina na kushauriana pale inapohitajika. Sifa nyingine ni mwenye unyenyekevu kiongozi mzuri hatumii madaraka yake kujikweza au kuwadharau wengine. Anatambua kuwa uungozi ni huduma, si fursa ya kujinufaisha. Unyenyekevu humfanya kiongozi awe tayari kujifunza, kukubali ushauri na kubadilika kulingana na mazingira. Kiongozi mnyenyekevu huwa karibu na watu na kuelewa maisha yao ya kila siku. Vile vile, uwezo wa kuhamasisha na kuunganisha watu ni sifa muhimu. Kiongozi mzuri hujenga umoja na mshikamano miongoni mwa watu wenye mitazamo tofauti. Hutumia maneno au na matendo yake kuhamasisha watu kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo mmoja. Uongozi wa mgawanyiko hudhoofisha maendeleo lakini uongozi unaojenga umoja huleta nguvu na mafanikio. Huruma na kujali watu ni sifa inayokamilisha kiongozi mzuri. Kiongozi anapojali ustawi wa watu wake anafanya maamuzi yanayolenga kuboresha maisha yao. Huruma humsaidia kiongozi kuelewa mateso, mahitaji na matarajio ya wale anaowaongoza, na hivyo kuongoza kwa moyo wa binadamu. Kiongozi mzuri ni yule mwenye uadilifu uwajibikaji uwezo wa kusikiliza maono hekima unyenyekevu uwezo wa kuhamasisha na huruma.

Ndoto yangu kubwa ni kuona dunia enye haki, usawa na fursa kwa kila mtu. Ninaota siku ambapo kila binadamu, bila kujali rangi, dini, jinsia au wasili, ataweza kufikia uwezo wake kamili, kuhishi kwa heshima na kuwa na maisha yake enye furaha na maendeleo. Ndoto hii si ya kibinafsi tu. Bali ni ya kijamii na ya kizazi kijacho. Kwanza, ninaota kuwa na elimu kubwa kimsingi, haki, sisehemu ya bahati au umali. Kila mtoto bila ubaguzi, haweze kupata elimu bora, inayo muwezesha kufikia ndoto zake na kuchangia jamii. Elimu inafungua milango ya fulsa, uondoa umaskini, na kuunda viongozi wa kesho. Kwa hivyo, ndoto yangu ni dunia ambapo elimu ni kwa wote, si kwa wachache tu pili, ninaota dunia isio na umasikini mkali. Umasikini uleta mateso, kupoteza ndoto na kutowezesha watu kufanikisha uwezo wao. Ndoto yangu ni kuona jamii zinazowezesha kila mtu kupata chakula, makazi, afya na usalama kwa wamsingi. Kwa dunia enye usawa wa kijamii, kila mtu ana nafasi ya kushiriki katika maendeleo na kufanikisha maisha bora. Aidha ninaota dunia enye amani na utulivu, migogoro, vita na ukandamisaji huondoa matumaini na huadiri ustawi wa jamii. Ndoto yangu ni kuona binadamu wakishirikiana, kueshimiana na kutafuta tofauti kwa njia ya amani, hekima na mazungumzo badala ya vurugu. Dunia enye amani umwezesha binadamu kufanikisha ndoto zao na kuunda familia, jamii na taifa imara. Vili vili, ninaota dunia enye heshima kwa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi, uwaribifu wa misitu na uchafuzi wa maji na hewa, unaleta hatari kwa binadamu na viumbe wengine. Ndoto yangu ni kuona binadamu wakiifadhi raslimali za dunia, wakitumia teknolojia na ujuzi kuendeleza maisha bila kuwaribu sahari yetu. Dunia enye usimamizi bora wa mazingira ni msingi wa maisha, endelevu na afya ya vizazi vijavyo. Haidha, ninaota dunia yenye usawa wa kijinsia na haki za binadamu. Hakuna mtu anaye achwa nyuma kwa sababu ya jinsia, uraia, dini, au hali ya kiuchumi. Kila binadamu anastaili heshima, usawa na fursa za kushiriki katika maamuzi yanayo waadhiri maisha yake. Dunia enye usawa inaezalisha jamii enye mshikamano. Maendeleo na furaha kwa wote mwisho, ninaota dunia inayowezesha ubunifu na maendeleo ya kiteknolojia kwa manufaa ya binadamu wote. Teknolojia inapo tumika kwa uwangalifu, inaweza kuondua changamoto za maisha, kuboresha afya, elimu na uchumi. Ndoto yangu ni kuona sayansi na teknolojia zikitumika kwa hekima, zikiendeleza maisha badala ya kuleta atari au huaribifu. Kwa kifupi ndoto yangu kubwa ni kuona dunia enye haki, usawa, amani, elimu, afya, heshima kwa binadamu na mazingira pamoja na maendeleo endelefu. Dunia enye sifa hizi itawezesha binadamu wote kuhishi kwa heshima, kufanikisha ndoto zao na kuunda kizazi chenye matumaini, mshikamano na furaha. ASante.

Sana kwa swali hili, ndiyo, ninavaa miwani kwa sababu ni muhimu kwa afya ya macho na kwa ulinzi wa macho dhidi ya mionzi hatari, vumbi, au mwanga mkali. Miwani si tu kifaa cha kuona vizuri, bali pia ni kifaa kinachoongeza urahisi na usalama katika shughuli za kila siku. Kila mtu anapopendelea kufanya kazi au shughuli za nje au ndani. Miwani husaidia kulinda macho kutokana na maumivu, uchovu wa kuona na kuzuia matatizo makubwa ya macho baadae kwanza ninavaa miwani kwa sababu inasaidia kuona kwa uwazi. Wakati wakusoma, kuandika, au kutumia kompyuta, macho yanaweza kukosa mlingano mzuri wa kuona. Miwani iliobadilishwa vizuri, huongeza uangalifu, hupunguza vichochoro, na huimarisha uwezo wa kuona vitu kwa uwazi. Bila miwani sahihi, macho hubebwa mzigo mkubwa. Jambo linaloweza kusababisha maumivu ya kichwa, uchovu wa macho, na kushindwa kuona vizuri vitu vilivyo mbali au karibu. Pili, miwani hutuoa ulinzi dhidi ya mionzi hatari na vumbi. Wakati wa kufanya shughuli za nje au kuendesha magari, macho yanakabiliana na mwanga mkali, wa jua unaotoka kwenye mionzi ya ultraviolet. Mionzi hii inaweza kuharibu tishu nyeti za macho, kupelekea kuzeeka mapema kwa lenzi, hau hata ugonjwa wa macho kama katarakti. Miwani yenye lezi zinazozuia mionzi ya UV husaidia kulinda macho kwa muda mrefu. Haidha, miwani huzuia vichocheo vya macho wakati wa upepo mkali, vumbi au chembe ndogo zinazoweza kuingia kwenye macho. Aante.

Asante sana kwa swali hili ninafurahia paka zaidi kuliko mbwa kwa sababu paka ni wanyama waliopendeza wa heshima na wenye uhuru wa kipekee. Ukupi wake wa kijali kwa wakati mmoja. Paka ni rafiki mzuri wa nyumbani, kwani wanaweza kuwa makini, wakiwa wavumilivu na wakiwa na tabia za kupendeza zinazoridhisha macho na moyo wa mmiliki. Uwepo wao huleta amani na furaha ndani ya nyumba bila shinikizo kubwa la kuwatunza kila wakati. Jambo ambalo linafanya wakiwa wenzio wa kuvutia, kwa wale wanaopenda wanyama lakini wana maisha yenye shughuli nyingi. Kwanza, ninapenda paka kwa sababu wanauhuru wa kipekee. Wanaweza kucheza, kulala na kuzunguka nyumba bila kuhitaji miongozo mingi. Jambo ambalo linapendeza kwa mmiliki, anayependa wanyama lakini ana shughuli nyingi. Uhuru wao unawafanya wawe wanyama wa kupendeza kwani wanajitunza kwa kiasi kikubwa, huku wakitoa hisia za upendo pale wanapohitaji. Pili, paka ni rafiki wenye upendo wa wakati maalum, wanaweza kuonyesha upendo kwa kuruka juu ya miguu ya mmiliki, kupiga pua, au kukaa karibu wakati wa kupumzika. Hii ni tabia ya kipekee ambayo huwafanya kuwa wanyama wa kufurahisha nyumbani kwani wanashirikiana bila kuwa na shinikizo la kudumu. Aidha, ninapenda paka kwa sababu wanapendeza na wanajali kwa njia yao ya kipekee. Wanaweza kuwa wanyama wenye akili, wakijua wakati wa kucheza, wakati wa kulala, na wakati wa kutaka umakini. Tabia hii inawafanya kuwa rafiki wa kipekee wa nyumbani, akitoa hisia za furaha na upendo wa kwa mmiliki bila shinikizo. Vile vile, paka huongeza amani na utulivu nyumbani. Kutazama paka wakiwa wanapumzika, wakiwa wakicheza, au wakiwa wameshikana na mmiliki, kunatoa hisia za utulivu na kupunguza msongo wa mawazo. Hii ni faida kubwa kwa wale wanaopenda wanyama lakini wanataka utulivu nyumbani badala ya kelele nyingi. Zaidi, paka ni wanyama rahisi kutunza, ikilinganishwa na mbwa, wanaweza kujitunza kwa kula chakula chao, kutumia kisanduku cha choo na kucheza wenyewe. Hii hufanya iwe rahisi kwa mmiliki, kuwa na wanyama wa kufurahisha bila shinikizo la kudumu, au hata kutembea mara kwa mara. Mwisho, ninapendelea paka zaidi ya mbwa kwa sababu wanachangia furaha, utulivu, upendo wa wakati maalum na urahisi wa utunzaji. Paka hutoa hisia za furaha na upendo kwa mmiliki wake. Kuwa wakibaki wanyama wa kipekee wenye tabia za kupendeza na utulivu. Jambo linalofanya nyumbani kubwa mahali pa amani na furaha. Asante.

Kukimbia ni moja ya shughuli, ninazopenda sana kwa sababu kunanipa faida nyingi za kimwili, kiakili na kihisia. Ninapo kimbia napata hisia ya uhuru, kupumua kwa utulivu na kuondoa msongo wa mawazo, ulio kusanya kutokana na shughuli za kila siku. Kukimbia pia ni njia bora ya kudumisha afya ya moyo, misuli na viungo vyote vya mwili. Huku pia huchangia kupunguza uzito na kuongeza nguvu za mwili. Kwa kweli, mara nyingi nina shirikisha marafiki au familia katika kukimbia. Jambo linaloongeza motisha na furaha ya pamoja. Kwanza, napenda kukimbia kwa sababu kuna nipa afya bora ya mwili. Kukimbia huimarisha moyo na mapafu. Husaidia kuthibiti shinikizo la damu na huongeza ufanisi wa misuli na mifupa. Pia ni njia nzuri ya kudumisha nguvu na ujasiri wa mwili kwani mwili unapofanya zoezi ya mara kwa mara hutoa nguvu zaidi na upinzani dhidi ya uchovu na magonjwa. Pili kukimbia kuna nipa afya ya akili na wakati wa kukimbia. Mwili hutoa kemikali za furaha zinazo julikana kama endorphins zinazo saidia kupunguza msongo wa mawazo, wasiwasi na huzuni. Mara nyingi, baada ya kukimbia na shuhudia hisia ya utulivu na kuridhika. Linalo ongeza udhabiti wa kiakili na ubora wa maisha. Haitha, napenda kukimbia kwa sababu kuna nipa hisia ya uhuru na furaha. Kukimbia nje ikiwa ni katika bustani pwani au barabara tulivu kunanipa hisia ya kutokuwa na vizuizi uwepo wa asili na uwezekano wa kufurahia mazingira. Hii ni njia ya kujiondoa kidogo kutoka kwenye mashinikiza ya kila siku na kufurahia wakati wa kuwa pekee yangu au kushirikiana na wengine. Vile vile, kukimbia ni njia nzuri ya kuchangia mshikamano na marafiki au familia. Mara nyingi na kimbia na wenzangu tukishindana kwa heshima au kufanya mazoezi pamoja. Hii huongeza motisha, kuimarisha uhusiano na wa kijamii na kufanya mazoezi kuwa burudani zaidi kuliko shughuli za kawaida. Zaidi napenda kukimbia kwa sababu kunanipa fursa ya kutathmini maisha na kupanga malengo. Wakati wa kukimbia, akili huwa huru, kuchambua mawazo, kupanga siku au kutafakari juu ya mafanikio na changamoto. Na ni wakati mzuri wa kuunda mipango, kufanya maamuzi na kuimarisha akili kwa mtazamo chanya. Mwisho napenda kukimbia kwa sababu kunachangia afya ya mwili na akili, kunatoa furaha na uhuru na huimarisha uhusiano na wengine. Kukimbia ni mchanganyiko wa mazoezi bora, burudani na muda wa kujitafakari. Jambo linaloongeza ustawi wa maisha kwa jumla na kufanya maisha yenye furaha, afya na nguvu endelevu.

Asante, diyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu inarahisisha mchakato wa ununuzi, kuokoa muda na kutoa urahisi mkubwa bila kusogea sehemu ya masoko au maduka. Ha kutumia simu kuna rahisisha kulinganisha abei, kupata bidha tofauti na kufanya malipo kwa usalama bila kutumia fedha taslimu. Jambo linaloongeza usalama na uwakika wa ununuzi. Ambali na hilo, ununuzi kwa simu pia huraisisha kupata bidhaa za kima taifa, hau huduma za mtandaoni ambazo si raisi kupatikana kwaanjia za kawaida. Kwanza, ninanunua kwa simu kwa sababu ni rahisi na haraka, badala ya kutumia muda kuzunguka masoko au maduka, ninaweza kuagiza bidhaa ninazo itaji kwa dakika chache hii usaidia kuokoa muda na kupunguza msongo wa mawazo unaotokana kuendesha shugli nyingi za kila siku. Pili, ununuzi kwa simu hutoa uraisi wa kulinganisha bei na bidhaa. Kupitia programu autovuti za ununuzi mtandaoni ninaweza kuona bidhaa tofaauti kulinganisha bidhaa bora zaidi na zinazo nifaa bajeti yangu hi ufanya ununuzi kuwa wenye busara na dhamani zaidi. Haitha, ninanunua kwa simu kwa sababu inatia usalama katika malipo. Badala ya kubeba pesa taslimu ninaweza kutumia malipo ya kidijitali kama kadi au pesa taslimu mtandaoni amba ufanya ununuzi kuwa salama, raisi na wakuaminika. Hii inapunguza atari ya kupoteza fedha au kuibiwa. Vile vile, ununuzi kwa simu hutoa upatikanaji wa bidhaa na uuduma kima taifa. Ninaweza kupata bidhaa ambazo hazipatika ni sokoni mwetu au kuagiza uuduma mbalimbali mtandaoni. Jambo linalo ongeza chaguzi na kurahisisha maisha. Hii inapanua fursa za ununuzi na kutuwa bidhaa bora zaidi kwa urahisi. Zaidi, ununuzi kwa simu ni raisi kufuatilia malipo na maagizo. Mara nyingi, programu na tovuti hutua istoria ya ununuzi, ripoti za malipo na marifa za usafirishaji. Hii inaraisisha kupanga bajeti, kudibiti matumizi na kuwakikisha bidhaa zina patikana kwa wakati ulio wekwa. Mwisho, ninanunua vitu kwa simu kwa sababu huraisisha maisha, inaongeza usalama, inatoa upatikanaji mpana wa bidhaa na ufuatilia malipo kwa huraisi. Ununuzi huu wa kidigitali kidigitali ni mbadala bora wa ununuzi wa kawaida. Ukichangia kuraisisha shugli za kila siku kupunguza msongo na kuongeza uraisi wa maisha bila kuadiri ubora, wa bidhaa au huduma.

Asante sana kwa swali hili. Motisha kazini ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu ndilo linalo nifanya nifanye kazi kwa bidii, kwa umakini na kwa moyo wote. Kuna mambo mbalimbali yanayonipa hamasa ya kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi kila siku. Na mambo hayo yanahusiana na malengo, binafsi, mazingira ya kazi, watu ni naofanya nao kazi, pamoja na matokeo ya kazi ni nayopata. Motisha kwangu si jambo moja tu, bali ni mchanganyiko wa sababu nyingi zinazo jenga ari ya kufanya kazi kwa juhudi. Kwanza kabisa, malengo binafsi ndio chanzo kikubwa cha motisha yangu kazini. Ninapokuwa na ndoto au lengo la kimaisha, kama kujitegemea kiuchumi, kuboresha maisha ya familia, au kufikia kiwango fulani cha taaluma, kazi huwa njia muhimu ya kufanikisha hayo. Kila ninapofanya kazi kwa bidii, hujiona ni kisogea hatua moja karibu zaidi na malengo yangu. Hali hii hunipa nguvu ya kuendelea hata pale kazi hii, inapokuwa ngumu au kuchosha. Pili, kuridika na matokeo ya kazi hunipa motisha kubwa. Ninapofanya kazi na kuona matokeo chanya, kama kukamilisha jukumu, kwa mafanikio, kutatua tatizo, au kuona mchango wangu unaleta mabadiliko mazuri, hujisikia fahari na kujidhamini. Hisia hii hunifanya ni jiamini zaidi na kunihamasisha kufanya kazi kwa kiwango cha ju zaidi siku inafuata. Kujua kuwa kazi yangu inamaana na inasaidia wengine, hunipa msukumo wa ndani usio hitaji kushinikizwa. Tatu, mazingira mazuri ya kazi ni chanzo kingine muhimu cha motisha. Kufanya kazi katika mazingira yenye heshima, ushirikiano na mawasiliano mazuri, hunifanya nijisikie huru na salama kutoa mawazo yangu pale ninapo heshimiwa kama mfanyikazi na kama binadamu. Hujitahidi kutoa kilicho bora zaidi, vile vile mazingira safi yenye utaratibu na yenye zana zinazofaa kurahisisha kazi na kuongeza ari ya kufanya kazi kwa bidii. Nne, uongozi mzuri na kutambuliwa kwa juhudi hunipa motisha mkubwa. Kiongozi anayatoa mwongozo, kusikiliza wafanyikazi na kutoa mrejesho chanya, hunifanya nijisikie kuthaminiwa. Hata pongezi ndogo au shukrani kwa kazi niliofanya zinaweza kuongeza sana ari yangu. Kutambuliwa kunanionyesha kuwa juhudi zangu zinaonekana na zinathamani. Jambo linalo hamasisha kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia fursa ya kujifunza na kujiendeleza ni motisha muhimu kazini. Ninapo pata nafasi ya kujifunza, ujuzi mpya, kuhudhuria mafunzo au kupewa majukumu yanayo nipa changamoto chanya, hujisikia ninaendelea kukua. Ukuaji wa kitaaluma hunifanya nisichoke na kazi, bali nione kama sehemu ya safari ya kujiboresha. Motisha yangu huongezeka ninapo jua kuwa, kazi inanisaidia kuwa mtu bora zaidi kuliko nilivyo kuwa jana. Zaidi ya hayo, ushirikiano na mahusiano mazuri kazini hunipa nguvu ya kufanya kazi. Kufanya kazi na watu wanaoshirikiana kusaidiana na kuheshimiana hunifanya nijiskie sehemu ya timu. Pahali ambapo kuna mshikamano, kazi huwa nyepesi, hata kama ni ngumu. Motisha yangu huongezeka ninapojua kuwa, sifanyi kazi peke yangu, bali nipo katika kundi lenye lengo moja. Mwisho malipo na usalama wa ajira pia ni chanzo cha motisha. Kupata mshahara unaolingana na kazi ninaofanya, hunipa amani ya moyo na kunifanya nijikite kikamilifu kazini. Usalama wa ajira hunipa uhakika wa maisha na kuniruhusu kupanga mipango baadae bila hofu. Kwa ujumla, kinacho nipa motisha kazini ni mchanganyiko wa malengo binafsi, kuridhika na matokeo ya kazi, mazingira mazuri, uongozi bora, fursa ya maendeleo, mahusiano mazuri na malipo ya haki.

Napenda kufanya mambo mengi na familia yangu kwa sababu familia ni msingi muhimu wa maisha yangu. Kila wakati ninapokuwa na familia nahisi amani, furaha na mshikamano wa kipekee ambao si rahisi kuupata kwingine. Shughuli ninazopenda kufanya na familia husaidia kuimarisha mahusiano, kujenga maelewano na kuleta kumbukumbu nzuri zitakazodumu kwa muda mrefu. Kwanza kabisa, napenda kutumia muda wa kuzungumza na familia yangu. Mazungumzo ni sehemu muhimu sana ya mahusiana ya familia. Tunapokaa pamoja na kuzungumza kuhusu mambo ya kila siku. Kama vile kazi, shule, au changamoto tunazokutana nazo. Tunasaidiana kisaikolojia na kihisia. Mazungumzo haya hutupa nafasi ya kuelewana zaidi, kushauriana na kujifunza kutokana kwa uzoefu wa kila mmoja. Pia, hutusiadia kupunguza msongo wa mawazo, na kuimarisha upendo kati yetu. Pili, napenda kula pamoja na familia yangu. Kula pamoja tu si tu swala la kushiba bali ni muda wa kushirikiana na kufurahia uwepo wa kila mmoja. Mara nyingi, tunapika chakula pamoja, ambapo kila mtu hushiriki kwa anamna yake. Wengine hukata mboga, wengine hupika na wengine huandaa meza. Shughuli hii hujenga ushirikiano na hutufundisha kufanya kazi kama timu. Tunapokaa mezani, tunacheka, tunashirikishana hadithi na kufurahia ladha ya chakula huku tukijenga kumbukumbu za pamoja. Tatu, napenda kushiriki michezo na familia yangu. Michezo kama mpira wa miguu, karata, drafti au mchezo ya boli, hutuletea furaha na burudani. Michezo hutusaidia kujenga ushindani wa kirafiki, kufurahia muda pamoja na pia kuboresha afya ya mwili. Wakati mwingine, kushinda au kushindwa sijambo la msingi, bali ni furaha ya kuwa pamoja na kucheka. Michezo pia huwafundisha watoto nidhamu, uvumilivu na kushirikiana na wengine. Nne, napenda kufanya kufanya safari au matembezi na familia yangu. Safari ya kutembelea ndugu, marafiki, au maeneo ya mapumziko kama mbuga, fukwe, au maeneo ya asili, hutusaidia kubadilisha mazingira na kupumzika. Tunapokuwa safarini, tunajifunza mambo mapya, kuona manthari tofauti na kuimarisha uhusiano wetu. Safari hizi hutupa nafasi ya kuondokana na shughuli za kila siku na kuzingatia zaidi mahusiano ya kifamillia. Tano, napenda kushiriki kazi za nyumbani na familia yangu. Ingawa kazi za nyumbani zinaweza kuonekana kama majukumu ya kawaida. Ambapo kila mtu hushiriki kwa namna yake. Wengine hukata mboga, wengine hupika na wengine huandaa meza. Pia, hujenga hisia ya umoja kwa sababu kila mtu uhisi kuwa ana mchango katika ustawi wa familia. Zaidi ya hayo, napenda kusherehekea matukio maalum na familia yangu. Siku kuu sherehe za kuzaliwa au mafanikio fulani ya kifamilia ni nyakati muhimu ya kukusanika pamoja. Katika sherehe hizi, tunashukuru kwa baraka tulizo nazo kupeana zawadi na kuonyesha upendo wetu. Matukio haya huimarisha mila na desturi za kifamilia na kuwafundisha watoto umuhimu wa kusherehekea maisha pamoja na wapendwa wao. Kwa ujumla napenda kufanya mambo mengi na yangu sababu hunipa furaha, amani na nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Shughuli tunazofanya pamoja huimarisha upendo, mshikamano na heshima miongoni mwetu. Familia hunifanya nihisi kuwa na mahali pa kukimbilia, pa kujifunza na pa kukua. Ndiyo maana ninathamini sana muda ninaotumia na familia yangu kwa kuwa ni hazina isio pimika katika maisha yangu.

Asante sana kwa swali hili. Meno unapo katika hufungua hali tofauti. Inayo itaji uvumilivu, ubunifu na mipango ya awali. Kwanza kabisa, jambo la msingi ninapofanya ni kuhakikisha usalama. Ninazima vifaa vya umeme, vilivyo kuwa vimewashwa kama vile runinga, paasi ya umeme, au kompyuta ili kuzuhia kuaribika kipindi umeme unapo, utakapo wapa tena ghafla. Pia, huhakikisha mishuma au taa za dharura, zipo mahali salama, mbali na vitu vinaviweza kushika moto. Hasa, kama kuna watoto au wanyama ndani ya nyumba, baada ya kuhakikisha usalama, hutumia fursa hiyo kupumzika akili. Kukatika kwa umeme kunanipa muda wa kujitenga kidogo na vifaa kwa kiteknolojia kama vile simu na televisheni. Mara nyingi hukaa kimya nikitafakari siku yangu, na lengo yangu au mambo muhimu katika maisha. Wakati mwingine, hutumia muda huu kuzungumza na wanafamilia au majirani. Mazungumzo ya ana kwa ana huimarisha mahusiano na huleta furaha ambayo mara nyingi husahulika kutoka na shughuli nyingi za simu. Kama kuna mwanga wakutosha au taa ya dharura, napenda kusoma vitabu au maandiko mbalimbali. Kusoma bila kelele za vifaa vya umeme, hunisaidia kuzingatia zaidi na kufurahia kile ninachosema pia ninachosoma. Pia, huandika mawazo yangu kwenye daftari. Iwe ni mipango ya badae, kumbukumbu za siku. Hawa ata mawazo ya ubunifu, kama hadithi na mashairi. Huu ni wakati mzuri wa kukuza, fikra na vipaji binafsi. Wapo umeme umekatika jioni au siku. Mara nyingi hutumia muda huo kupumzika mapema. Kukosa umeme unisaidia kulala mapema. Jambo ambalo ni zuri kwa afya. Mwili hupata muda wakupumzika na akili hutulia. Asubui, huamka nikiwa na nguvu, mpya na mtazamo mzuri. Kwa upande wa kazi za nyumbani, umeme unapokatika hunipa nafasi ya kufanya shughuli zisizo hitaji umeme. Kama kusafisha nyumba, kupanga vitu, au kuanda chakula rahisi kisicho itaji vifavya umeme. Shughuli hizi, hunifanya nijisikie mwenye manufaa na hunisaidia kutumia muda huu, muda wangu vizuri badala ya kulalamika kuhusu kukatika kwa umeme. Kwa ujumla, umeme unapo katika si lazima uwe chanzo cha asira au usumbufu mkubwa. Ninacho chagua kutazama kama fursa ya kupumzika, kujiendeleza na kuimarisha mahusiano na watu wanao nizunguka. Ingawa umeme ni muhimu sana katika maisha ya kisasa. Kukosekana kwake kwa muda hunikumbusha umeme wakuhishi kwa umuhimu wakuhishi kwa urahisi, uvumilivu na kudhamini mambo madogo yanayoleta furaha maishani ya binadamu. Hayo ndiyo mambo ambayo ninafanya wakati umeme umepotea.

Asante sana kwa sari hili. Ndio, ninatumia teknolojia ya sauti katika maisha ya kila siku na teknolojia hii imekua na mchango mkubwa. Sana katika kurahisisha mawasiliano, kujifunza na utekelezaji wa shughuli mbalimbali. Teknolojia ya sauti inahusisha matumizi ya vifaa na programu zinazo tumia sauti kama njia kuu ya kuwasiliana au kupata taarifa. Kama vile simu, radio, vipaza sauti, wasaidizi wa sauti na programu za kurekodi au kusikiliza sauti. Kwanza kabisa, ninatumia teknolojia ya sauti katika mawasiliani. Kupitia simu za mkononi naweza kuwasiliana na familia, marafiki na wafanyikazi wenzangu kwa urahisi bila kujali umbali. Kupiga simu au kutuma ujumbe wa sauti, hunisaidia kueleza hisia na mawazo yangu kwa ufanisi zaidi kuliko maandishi pekee. Pia, katika mikutano ya kikazi au kielimu, matumizi ya simu na programu za mawasiliano ya sauti kusaidia kubadilishana mawazo na kufanya maamuzi kwa haraka. Hii teknolojia ya sauti ninaitumia sana katika kujifunza na kupata maarifa. Ninasikiliza radio, vipindi vya elimu na mazungumzo ya kielimu ambayo hiniongeza maarifa kuhusu maswala ya kijamii, kiuchumi na kielimu. Pia kupitia vitabu vya sauti yani audio box naweza kujifunza hata nikiwa safarini au nikifanya kazi za nyumbani. Njia hii hunisaidia kutumia muda vizuri na kuendelea kujielimisha. Bila kuchoka teknolojia ya sauti pia inasaidia katika burudani ninasikiliza muziki kupitia redio, simu au ata speaker za kisasa. Muziki hunipa faraja, hunipunguzia msongo wa mawazo na hunipa motisha katika kazi ya umazoezi. Vile vile, ninapenda kusikiliza hadithi, vipindi vya mazungumzo na matangazo ya habari. Jambo linalo saidia kubaki na taarifa za matukio yanayo endelea duniani. Zaidi ya hayo, teknolojia ya sauti inanisaidia katika utendaji wa kazi za kila siku. Kwa mfano, kuna programu na wasaidizi wa sauti. Wanaweza kukumbusha ratiba, kueka alarm au kutoa taarifa kwa kutumia amri za sauti. Hii huokoa muda na kurahisisha kazi, hasa pale ninapokuwa na shughuli nyingi au mikono imejaa kazi. Hata hivyo, ninatambua pia umuhimu wa kutumia teknolojia ya sauti kwa uwiano. Matumizi ya kupita kiasi yanaweza kusababisha utegemezi au kupunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Kwa hiyo, ninajitahidi kuitumia kwa nidhamu na busara. Kwa ujumla, ninatumia teknolojia ya sauti kwa kiasi kikubwa katika maisha yangu ya kila siku. Imenirahisishia mawasiliano, imeniongezea maarifa, imeniburudisha na kunisaidia kupanga na kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Teknolojia hii ni nyenzo muhimu sana katika dunia ya kisasa na inaendelea kuboresha ubora wa maisha yangu.

Ndiyo, napenda sana kupigiwa chombo cha muziki. Kwa sababu muziki unanipa furaha, utulivu wa moyo, na njia ya kujieleza kihisia. Kupiga chombo cha mziki hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie uhuru. Ninapopiga chombo kama vile gitaa au kinanda. Uhisi kama mawazo yangu yanapata sauti na hisia zangu zinabadilika kuwa melodi, tamu zinazosikika vizuri. Zaidi ya burudani kupiga chombo cha muziki hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Kujifunza noti, mpangilio wa vidole na midundo tofauti kunahitaji muda na mazoezi ya mara kwa mara. Kupitia mchakatohuu nimejifunza kuwa mvumilivu na kuthamini juhudi ndogo zinazoleta maendeleo makubwa. Pia hunisaidia kukuza umakini na kumbukumbu kwani nahitaji kukumbuka midundo na mfuatano wa sauti. Kupiga muziki pia hunisaidia kuwasiliana na watu wengine wakati mwingine napiga chombo pamoja na marafiki au familia. Jambo linaloimarisha mahusiano na kuleta furaha ya pamoja. Muziki una nguvu ya kuunganisha watu bila kujali lugha au tofauti zao. Kwa ujumla, kupiga chombo cha muziki ni kipaji na burudani ninayoipenda sana. Hunifanya nijisikie mwenye furaha, hunisaidia kukua binafsi na huniongeza maana katika maisha yangu ya kila siku.

Shuguli yangu ya kupendeza zaidi ni kusoma vitabu na kujifunza mambo mapya. Kusoma hunipa nafasi ya kupanua mawazo yangu, kuongeza maarifa na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Ninapo chukua kitabu na kuanza kusoma hujihisi kama ninaingia katika ulimwengu mwingine uliojaa hadithi, maarifa na mafunzo muhimu ya maisha. Aina za vitabu ninavyo vipenda ni pamoja na vitabu vya hadithi elimu ya maisha maendeleo binafsi na vitabu vya maarifa ya jumla kusoma hunisaidia pia kuboresha lugha na uwezo wa kuwasiliana. Kupitia kusoma, hujifunza maneno mapya, sentensi sahihi na namna ya kueleza mambo kwa ufasaha. Hili hunisaidia katika masomo, kazi na hata mazungumzo ya kila siku. Pia kusoma hunijengea nidhamu ya kutumia muda wangu vizuri kwani huhitaji utulivu na umakini. Mbali na kusoma, napenda pia kuandika mawazo yangu. Kuandika hunipa nafasi ya kueleza hisia, kupanga malengo na kutafakari maisha yangu. Wakati mwingine, huandika kumbukumbu za siku, mashairi, au mawazo ya ubunifu. Hii hunisadia kupunguza msongo wa mawazo na hunifanya nijiskie huru kihisia. Shuguli hii ya kusoma na kuandika, hunipa na furaha ya ndani na hunifanya nijisikie nikiwa na dhamani. Hunisaidia kukua kiakili, kihisia na hata kijamii. Kwa ujumla, hii ndio shuguli yangu ya kupendeza kwa sababu si tu huniburudisha, bali pia hunijenga na kunisaidia kuwa mtu bora zaidi katika maisha yangu ya kila siku.

Asante sana kwa swali hili nzuri, ndio, napenda sana muziki wa jadi kwa sababu una utajiri mkubwa, wa historia, utamaduni na maadili ya jamii. Muziki wa jadi hubeba hadithi za maisha, ya zamani, imani za watu na namna walivyokuwa wakiishi. Ninapo sikiliza muziki wa jadi huhisi kama ninaunganisho na mizizi ya jamii na utambulisho wakita maduni. Midundo na sala za asili kama ngoma firimbi zeze na marimba, huleta hisia ya kipekee ambayo haiwezi kulinganishwa na muziki wa kisasa. Muziki wa jadi pia una ujumbe mzitu wa mafunzo ya maisha, nyimbo nyingi, za jadi hufundisha kuhusu heshima, umoja, kazi na mshikamano wa jamii. Kupitia maneno ya nyimbo na midundo yake, watu hupewa maadili mema na kukumbushwa wajibu wao katika jamin. Hili hunifanya ni uheshimu zaidi muziki huu kwa sababu si burudani tu, bali ni njia ya elimu na mawasiliano. Zaidi ya hayo, muziki wa jadi huniburudisha na hunipa furaha. Huimbwa na kupigwa katika sherehe, harusi, matambiko na mkusanyiko wakijamii. Hivi huleta watu pamoja. Kwa ujumla, napenda muziki wajadi kwa sababu unahifadhi utamaduni, unaelimisha jamii na huimarisha mshikamano na umoja wa watu. Asante.

Asante sana kwa swali hili. Kumbukumu nzuri ninayoibeba kutoka utotoni. Ni ile ya kucheza na marafiki wa mtaa. Jioni baada ya masomo. Baada ya kutoka shule, tulikuwa tunakutana kwenye uwanja, wa wazi, karibu na nyumbani. Kucheza michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, kombolela, kamba, au kurushia na mawe kwa furaha kubwa. Hakukuwa na wasiwasi wala mawazo mengi. Tulicheka kwa sauti, tukashindana kwa utani, na kufurahia kila dakika bila kujali uchovu. Nakumbuka pia furaha ya kukaa na familia jioni, hasa wakati wa chakula cha pamoja, tulikuwa tunasikiliza hadithi za wazee, tukicheka na kujifunza maadili ya maisha kama heshima, bidii na umoja. Hadithi hizo zilikua na mafunzo mengi, na zilinifanya nijisikie salama na kupendwa. Wakati mwingine umeme ulipo katika tulika hapa moja tukizungumuza au kuimba nyimbo za jadi. Jambo lililo ongeza ukaribu wetu kumbukumbu hizi zinanifanya nitabasamu kila ninapoiwaza kwa sababu ilikuwa kipindi cha urahisi upendo na furaha ya kweli.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda zaidi. Ni kipindi cha maagizo ya kielimu na kijamii kwa sababu huniburudisha huku kikinifundisha mambo muhimu ya maisha. Vipindi vya aina hii huonesha hali halisi ya jamii. Changamoto zinzao wakumba watu na namna wanavyo zitafuta suluhisho. Ninapo kitazama kipindi kama hiki. Ujifunza kuhusu maadili mema, uvumilivu, bidii na umuhimu wa kufanya maamuzi sahihi katika maisha ya kila siku. Napenda vipindi hivi pia kwa sababu wahusika wake huwakilisha watu wa kawaida katika jamii. Hadithi zao huniguza moyo na hunifanya nitafakari mienendo yangu binafsi pamoja na jamii ninayo ishi. Mara nyingi hivi huonyesha madhara ya tabia mbaya kama uongo, uvivu au tamaa na faida za tabia njema kama uaminifu, heshima na mshikamano.

Uzoefu wa kazi ilio nifundisha zaidi ni kufanya kazi kwa kushirikiana na watu wenye tabia, mitazamo na asili tofauti. Nilipo kuwa kazi ni niligundua kuwa sikila mtu hufikiri au kufanya mambo kwa njia ile ile. Na hilo lilifundisha umuhimu wa uvumilivu na kueshimu tofauti za wengine. Kufanya kazi katika mazingire ya pamoja, kulinifanya nijifunze kusikiliza mawazo ya wenzangu, kutoa maoni kwa heshima na kukubali ushauri hata pali ulipokuwa tofauti, nilivyo tarajia.

Asante sana kwa swali hili. Ndio, napenda sana hadithi za ajabu kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu wa kufikiria, ulioja mshangao, ubunifu na hata mafunzo ya maisha. Hadithi za ajabu huwa na matukio yasiyo ya kawaida, wahusika wenye uwezo wa pekee na mazingira ya kufikiria ambayo huamsha mawazo na kuongeza hamu ya kusoma au kusikiliza. Ninampozisoma au kusikiliza hujihisi kama nimetoka katika dunia ya kawaida na kuingia katika safari ya kipekee iliyoja siri na maajabu. Hadithi hizi hunifundisha pia kupitia njia ya burudani. Mara nyingi huwa na ujumbe wa kina kuhusu mema na mabaya, matumaini, ujasiri na mapambano ya maisha. Kupitia changamoto zinazowakumba wahusika, hujifunza umuhimu wa kutoka tamaa, kufanya maamuzi sahihi, na kuamini uwezo wako hata unapokutana na hali ngumu. Ingawa matukio ni ya kufikiria, mafunzo yake yanaweza kutumika katika maisha halisi. Zaidi ya hayo, hadithi za ajabu hunisaidia kukuza ubunifu wangu. Hunifanya nifikirie zaidi, kuunda picha akilini na hata kupata msukumo wa kuandika hadithi zangu mwenyewe. Uwezo wa kufikiria vitu visivyokuwepo hunisaidia kupanua mipaka ya mawazo na hunifanya niwe na mtazamo mpana zaidi wa dunia.

Asante sana kwa swali hilo nzuri. Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu mada mbali mbali. Kupitia maoni ya mtandaoni, ninaweza kujifunza mawazo mapya kupata taarifa za ziada na kuona jinsi watu wanavyo fikiri au kuhisi kuhusu jambo fulani. Pia, hunisaidia kufanya maamuzi bora, hasa ninapo taka kununua bidhaa au kujua zaidi kuhusu tukio fulani. Hata hivyo, ninajitahidi kuchuja maoni kwa busara kwa sababu si yote hua sahihi au yenye manufaa.

Mara nyingi, ninaandaa ripoti za kazi kila wiki au kila mwezi kulingana na mahitaji ya ofisi na aina ya kazi ninayo shughulikia. Kila ripoti, huchukua muda fulani kuandaa kikamilifu. Kuanza kwa kukusanya taarifa zote muhimu, kisha kuzipanga kwa mpangilio unaofaa ili kutoa muktasari wazi wa shughuli zilizo fanyika, mafanikio, changamoto na mapendekeza ya kuboresha utendaji. Kwa kawaida, ripoti hizi zinahusisha uchambuzi wa data, ukaguzi wa hatua zilizo tekelezwa na kuangalia kama malengo ya liyo wekwa ya mefikiwa. Ninahakikisha kila taarifa ni sahihi na inaonyesha hali halisi ya kazi ili viongozi na wenzangu waweze kufanya maamuzi bora. Aidha, ripoti husaidia kufuatilia maendeleo ya miradi na kuhakikisha kuwa timu inafanya kazi kwa uwiyano na malengo ya shirika. Zaidi ya hayo, kuandaa ripoti kuna nisaidia pia kujijengea nidhamu, kupanga muda vizuri na kuelewa kwa kina hatua zinazo hitajika kufanikisha kazi. Hiini sehemu muhimu ya majukumu yangu, hasa ya kila siku, kwani hutoa uwazi, uwajibikaji na mwongozo kwa timu mzima. Ripoti hizi pia hutoa fursa ya kujifunza, kutokana na makosa na kufanikisha maendeleoya baadaye. Kwa ujumla, kuandaa ripoti za kazi ni shughuli ya muhimu sana. Katika kazi yangu kwani hutoa mwanga kwa viongozi, huimarisha utendaji watimu na husaidia katika kupanga mikakati ya mafanikio endelevu.

Asante sana kwa swali hili. Napenda kufanya kazi na watu wengine zaidi. Ingawa pia ninaweza kufanya kazi pekee yangu kulingana na aina ya jukumu. Kufanya kazi na watu hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora kwa changamoto zinazojitokeza. Wakati tunapofanya kazi kama timu, kila mtu huleta ujuzi na uzoefu wake. Jambo linaloongeza ubunifu na ufanisi katika kazi. Pia kufanya kazi na wengine huimarisha mawasialiano, hujenga mshikamano, na huongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Kwa kawaida, ninalala masaa kati ya saba, hadi nane kwa siku, kwani hii inatosha kwa mwili na akili kupumzika kikamilifu. Nidhamu ya usingizi mzuri ni muhimu, ili kuamka na nguvu, mtazamo mzuri na uwezo wa kushugulikia kazi na changamoto za kila siku. Wakati wa usingizi mwili hupata nafasi ya kujirekebisha mfumo wa neva unapata tulivu na kumbukumbu huimarika. Pia, usingizi wa kutosha husaidia kudumisha afya ya moyo, ubongo na kinga ya mwili. Mara nyingine, kutokana na shuguli nyingi au ratiba ngumu, usingizi unaweza kupunguza kidogo, lakini nina jitahidi kudumisha kiwango cha wastani ili kuepuka uchovu, msongo wa mawazo au kuadhiri afya kwa muda mrefu.

Asante sana kwa swali hili. Wakati wa baridi, napenda kupakua nguo za joto, kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa na kukaa karibu na jiko au heater ili kupumzika. Pia, hupenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki ili kupita muda. Mara nyingi napika chakula cha moto au kushirikiana na familia na marafiki. Hii inanifanya nijisikie raha tulivu na kuondoa baridi mwilini. Baridi pia hunipa nafasi ya kufikiria, kupumzika na kufurahia muda wa ndani kwa amani.

Ndiyo, napenda kuongelea kwa sababu unipa mazoezi mazuri ya mwili na kunisaidia kupomzika akili. Kuongelea kunifanya nijisikie huru, majini, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha afe ya mwili kwa ujumla. Pia, nina njia nzuri ya kuburudika na kufurai ya muda na marafiki au familia.